Mimi napendelea kusoma. Ingawa vyote viwili ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Lakini kusoma kwangu ndiyo napenda zaidi. Mwanzo kabisa, kusoma hunipa maarifa mapana katika nyanja mbalimbali, kupitia vitabu, makala na abari. Ninaweza kujifunza mambo mapya kama historia, sayansi, teknolojia na hata maisha ya watu wengine. Kusoma hunisaidia kufungua fikra zangu na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Ninavyosoma zaidi ndivyo ninavyozidi kuelewa mazingira yanayonizunguka. Pili, kusoma hunisaidia kuboresha lugha yangu, ninapokutana na maneno mapya na hifadhi msamiati zaidi na kujifunza matumizi sahihi ya lugha. Hili hunisaidia hata katika kuzungumza na kuandika vizuri zaidi. Kwa mfano kusoma vitabu vya fasihi au hadithi hunifanya nijifunze mbinu bora za mawasiliano na uwasilishaji wa mawazo sababu nyingine ni kwamba kusoma hunipa utulifu wa akili Wakati mwingine ninapokuwa na mawazo mengi au msongu wa mawazo kusoma hunisaidia kupumzika na kusahau matatizo kwa mda Kitabu kizuri kinaweza kunipeleka katika ulimwengu mwingine na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Hata hivyo siwezi kusema kwamba kuandika si muhimu. Kuandika hunisaidia kuelezea mawazo yangu, hisia yangu na maoni yangu kwa uwazi. Kwa kweli, kusoma na kuandika vina uhusiano mkubwa. Kwa sababu, kadri ninavyosoma zaidi, ndivyo ninavyoweza kuandika zaidi. Hivyo basi ingawa napendelea kusoma zaidi kwa sababu ya maarifa, burudani na utulivu ninaupata ni naamini kuwa kusoma na kuandika vyote vinapaswa kuenda pamoja. Mtu anayesoma vizuri ana nafasi kubwa ya kuandika vizuri pia. Na hivyo kujikuza kielimu na kimaisha.

Ninajitahidi kuchukua hatuambalimbali katika maisha yangu ya kila siku ili kulita mazigira. Kwanza ninapunguza matumizi ya mfuko mifuko ya plastiki kwa kutumia mifuko mibadala kama vile mfuko ya kitamba au mikoba inayotumika mara nyingi. Ninapokwenda dukani au sokoni mimi hubeba mfuko wangu mwenyewe badala ya kuchukua mifuko ya plastiki kila mara. Hii hunisaidia kupunguza taka za plastiki ambazo mara nyingi hutupwa ovyo na kuharibu mazingira. Pili ni najitahidi kutumia chupa zinazo. Weza kukaa miaka kutumika tena badala ya chupa za plastiki za matumizi ya mara moja. Kwa mfano, ninapohitaji maji hubeba chupa yangu ya kudumu. Hii hupunguza idadi ya chupa za plastiki zinazotupwa badala ya matumizi mafupi. Sababu nyingine ni kwamba ninajaribu kuepuka bidhaa zilizofungwa kwa plastiki nyingi Ninapo kuwa nachagua mimi hununua bidhaa ambazo zinafungasho urafiki kwa mazingira au zisizo na plastiki kabisa Pia ninapendelea kununua bidhaa kwa wingi ili kupunguza Fifungasho visivyo vya lazima vile vile, ninahakikisha kuwa plastiki ninayotumia, inatupwa au kuchakatwa kwa njia sahii. Ninajitahidi kutenganisha taka za plastiki na taka nyingine, ili ziweze kuchakatwa tena. Ingawa si mara zote kuna vituo vya kuchakata plastiki, bado ninafanya kadri ya uwezo wangu. Bali na hilo, ninawaelimisha watu wanao nizunguka kuhusu madhara ya plastiki kwa mazingira. Nina popata nafasi huwahimiza marafiki na familia kutumia bidhaa mbadala na kuwa na mtazamo chanya kusu uhifadhi wa mazingira Hivyo basi ninaamini kupunguza matumizi ya plastiki ni jukumu la kila mtu Ingawa hatua ninazo chukua zinaweza kuonekana dogo Zikifanywa na watu wengi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa Kwa kufanya maamuzi sahihi kila siku Tunaweza kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana katika maisha yangu ni mwalimu wangu wa shule ya sekondari. Jambo alilo nifundisha halikuwa la darasani tu, bali liliniguza hata katika maisha ya kila siku. Mwalimu huyu alinifundisha umuhimu wa nidhamu na kujituma. Alikuwa anasisitiza kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa juhudi, uvumilifu na kujitolea. Kila mara alituambia kuwa mtu anaye jituma leo hujijengea maisha bora ya badae. Maneno haya yalikuwa raisi, lakini yalikuwa na maana kubwa sana kwangu. Alinifundisha pia kujiamini. Alikuwa akituimiza tusione udhaifu wetu kama mwisho wa safari. Bali kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Alinionyesha kwamba kufanya makosa si kushindwa, bali nisehemu ya kujifunza. Hili lili nisaidia sana kuondoa hofu ya kujaribu mambo mapya. Zaidi ya hayo, mwalimu huyu alinionyesha kwamba umuhimu wa kuwa heshimu watu wengine bila kujali tofauti zao. Alitufundisha kushirikiana, kusaidiana na kuwa na hutu katika jamii. Mafundisho haya yamenisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu balibali katika maisha yangu. Kwa kumalizia, ninaamini kwamba mwalimu huyu alinifundisha zaidi ya masomo ya darasani, alinifundisha misingi ya maisha mpaka leo, bado nina kumbuka ushauri wake na ninajaribu kutumia katika kila hatua ya maisha yangu. Kwangu, yeye ni mfano wa mtu alie nifundisha jambo muhimu ambalo limekua dhira ya maisha yangu.

Napanga wiki yangu kwa utaratibu na malengo maalumu. Ili niweze kutumia muda wangu vizuri na kuongeza ufanisi katika kazi yangu. Kwanza kabisa huanza kwa kupitia majukumu yangu yote mwishoni mwa wiki au mwanzoni mwa wiki mpya. Huandika kazi zote zinazopaswa kufanya, tarehe za mwisho na vipaumbele. Hatua hii hunisaidia kupata picha ya jumla ya wiki nzima na kunisaidia kuepuka kusahau majukumu muhimu. Pia hupanga kazi zangu kulingana na kipaumbele. Kazi muhimu na za dharura mimi huzipanga mapema katika wiki. Wakati kazi zisizo na dharura huwekwa baadae. Kwa kufanya hivi, mimi hujitahidi kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa kazi muhimu zinakamilika kwa wakati. Pia, mimi hugawa muda wangu kwa busara, kila siku hujiwekea ratiba inayoonyesha muda wakufanya kazi mapumziko na muda wakupumzika. Ninaamini kuwa mapumziko ni muhimu kwa sababu hunisaidia kurudisha nguvu na umakini. Ratiba hunisaidia kuwa na nidhamu na kuepuka kupoteza muda. Zaidi ya hayo, huacha nafasi ya kubadilika kwa sababu si kila kitu huenda kama kilivyopangwa. Wakati mwingine, hutokea mambo ya ghafla, hivyo hujitaidi kuwa na unyumbufu na kurekebisha ratiba inapobidi bila kukata tamaa. Mwisho wa wiki hufanya tathmini ya kazi yangu, huangalia nilichofanikiwa, nilipokwama na mambo ninayoweza kuboresha wakati kwa wiki inayokuja. Tathmini hii hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu na kuboresha mpangilio wangu wa kazi.

Ndio, nimewai fikiria na kwa kweli, ni wazo ambalo hunivutia sana. Kwanza kabisa, kuanzisha biashara yangu kuna nipa fursa ya kujitegemea na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Biashara hunipa nafasi ya kupanga ratiba yangu, kuchagua haina ya huduma au bidhaa, ninazotaka kutoa, na kueka malengo yangu binafsi. Ili hunifanya ni jisikia kuwa na udhibiti zaidi wa maisha yangu ya kikazi Pili biashara hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu Kupitia biashara naweza kubuni mawazo yangu kutatua matatizo ya jamii na kuleta bidhaa au huduma zinazokidhi maitaji ya watu Kwa mfano biashara inaweza kusaidia kutatua changamoto kama ajira au upatikanaji wa huduma fulani katika jamii Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuanzisha biashara kuna changamoto nyingi, biashara huhitaji, nidhamu, uvumilifu na ujasiri. Pia, kuna hatari ya kupata hasara. Hasa mwanzoni changamoto. Changamoto hizi hunifanya ni tambue umuhimu wa kujipanga vizuri, kujifunza kutoka kwa wajasiri amali wengine na wenye utafiti kabla ya kuanza. Zaidi ya hayo, ninaamini kuwa kuanzisha biashara hunijenga kama mtu, hunifundisha uwajibikaji, usimamizi, wa muda na kufanya maamuzi magumu. Hata kama biashara haitafanikiwa maramoja, uzoefu ni nao upata kwa huwasomo muhimu kwa maisha ya badaye. Hivyo basi, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na ninaiona kama safari yenye changamoto lakini yenye fursa kubwa. Kwa maandalizi mazuri, bidii na mtazamo chanya, ninaamini kuwa kuanzisha biashara kunaweza kuwa hatua muhimu katika kufanikisha ndoto zangu.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda milima kwa sababu ni mchezo unaohusisha mwili na akili kwa pamoja. Kwanza kabisa kupanda milima ni mchezo unaohitaji nguvu za mwili, uvumilifu na umakini mkubwa. Ningependa kujaribu kwa sababu hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza stamina na kujiweka katika hali zuri ya kimwili. Pia, ni njia zuri ya kujifunza kuskuma mwili wangu kufuka mipaka yake. Michezo huu unifutia kwa sababu ya changamoto za kisaikolojia. Kupanda milima kunahitaji ujasiri, nidhamu na uwezo wa kushinda ofu. Asa unapokuwa katika maeneo ya juu. Naona ni fursa ya kujifunza kujitambua zaidi na kujenga kujiamini. Sababu nyingine ni kwamba kupanda mlima unipa nafasi ya kufurahia mazigira ya asili. Kuwa karibu na milima, msitu na madhari zuri unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulifu wa akili. Ni tofauti na michezo mingine inayochezwa katika viwanja vilivyofungwa. Ata hivyo, ningehakikisha najifunza kwanza kuhusu usalama kabla ya kuanza. Nahitaji mafunzo, vifaa sahihi na mwongozo kutoka kwa watalaamu ili kuepuka hatari. Hii inaonyesha kuwa mchezo huu unahitaji maandalizi mazuri na uwajibikaji Hivyo basi kwa kumalizia ningependa kujaribu mchezo wa kupanda milima kwa sababu unisaidia kuboresha afya, hujenga ujasiri na kufurahia mazigira ya asili. Ninaamini kuwa kujaribu kungekua uzoefu wa kipekee na wa kujifunza katika maisha yangu Hivyo basi hivo ndio maana napenda hiyo mchezo wa kupanda milima.

Ndiyo, napenda kupiga picha ingawa sii kwa kiwango chakita alamu, bali kama burudani na jia ya kuifadhi kumbukumbu. Kwanza kabisa, napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kunasa matukio muimu ya maisha. Picha uniruhusu kuifadhi kupukumbu za matukio kama sherehe, safari, au muda nilio kuwa na familia na marafiki. Kila ni napo tanzama picha na kumbuka isia na mazigira ya wakati ule. Pili kupinga picha unisaidia kuona dunia kwa mutanzamo tofauti. Ninapo upinga picha ujifunza kuzigatia maelezo madogo ambayo mara nyingi upitwa mbila kuzigatiwa. Kama mwanga, rangi, au sura za watu. Hii unifanya niwe makini zaidi na mazigira yanayoni zunguka. Sababu nyingine ni kwamba kupiga picha ni jia kujieleza, kupitia picha na weza kuonyesha isia, mawazo, au adithi fulani bila kutumia maneno mengi. Hata picha raisi inaweza kuwa na ujumbe mkubwa, kulingana na namna ilifio pigwa. Hata hivyo pia ninaelewa kuwa kupiga picha kuna itaji ufumilifu na mazoezi. Wakati mwingine, si kila picha utoka vizuri kama nilifiotarajia. Lakini ilo unifanya nijifunze na kuendelea kuboresha ujuzi wangu kidogo kidogo. Napenda kupiga picha kwa sababu unipafuraha, inanisaidia kuifadhi kumbu kumbu na uniruhusu kujieleza kwa ubunifu. Nishuguli ninaifurahia na ningependa kuendelea kuiboresha zaidi kadri mda unafyo kuenda.

Ndiyo, nimewahi kuenda na lilikuwa tukio la kufuraisha sana ambalo sitalisahau kwa urahisi. Tamasha nililohudhuria lilikuwa na wasanii mbalibali waliokuwa wakitumbuiza moja kwa moja. Kulikuwa na aina tofauti za muziki, kama muziki wa kizazi kipya, wa asili na nyimbo za mapenzi. Hali ya tamasha ilikuwa ya furaha, watu walikuwa wamejaa shangwe, wakicheza na kuimba pamoja na wasanii. Nilikuwa nimeenda kwenye tamasha hilo pamoja na marafiki zangu. Tulifurahia sana kwa sababu, tulishiriki furaha, tukarekodi video na kupiga picha. Uwepo wa marafiki ulifanya tukio liwe la kipekee zaidi. Kwani tulikuwa huru, tukicheka na kufurahia muziki bila wasiwasi Kilichofanya tamasha hili kuwa maalum ni muungano wa watu wa mziki Ilikuwa ya kuvutia kuona watu wa rika na tamaduni tofauti wakifurahia muziki pamoja kwa pamoja muziki uliweza kutuleta pamoja na kuondoa tofauti zetu kwa muda Ninapokumbuka tamasha hilo leo najihisi mwenye furaha na msisimko. Linanikumbusha umuhimu wa burudani na kupumzika baada ya majukumu ya kila siku. Pia linanifanya nitambue nguvu za muziki katika kuunganisha watu na kuleta amani. Kwenda tamasha la mziki ilikuwa jambo mashuhuri sana nilifurahia na lilikuwa tukio lenye kumbukumbu zuri sana. Ningependa tena kuhudhuria tamasha zingine siku za usoni endapo nitapata nafasi.

Ningependa kuzungumzia inchi ambayo, ningependa sana kuitembelea na inchi hiyo ni Japani. Japan ni moja ya inchi ambayo ambazo nimekuwa nikitamani kuitembelea kwa muda mrefu kutokana na utamaduni wake wa kipekee na maendeleo yake ya kisasa. Kwanza kabisa sababu kubwa inayofanya nitamani kuitembelea Japan ni mchanganyiko wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Japan ina historia ndefu yenye mila na desturi za kipee kama vile sherehe za kitamaduni, mavazi ya kimila kama kimono na heshima kubwa kwa wazea Wakati huo huo, ni inji ilioendelea sana kiteknolojia. Yenye majengo marefu, treni za kasi na ufumbuzi wa kisasa mchanganyiko huu unifanya nifutiwe sana Pili, kuna mambo mengi niliyo ya sikia kuhusu japani ambayo unifanya nitamani zaidi, nimesikia kuwa watu wa japani ni wenye nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidi. Pia, nimesikia kuwa mazigira ya ni safi sana. Ni watu wanazingatia sana kanuni na sheria. Haya yote unifanya nione Japan kama inchi ya kujifunza mambo mengi muhimu ya maisha. Zaidi ya hayo, ningependa sana kuona maeneo maarufu ya Japan. Ningependa kutembelea miji kama Tokyo na Choto. Tokyo ningependa kuona maisha ya kisasa, majengo marefu na teknolojia ya hali ya juu. Choto kwa upande mwingine ningependa kuona maekalu ya kale, bustani za asili na kujifunza zaidi kuhusu historia ya Japani. Pia ningependa kuona maua ya cherry blossom ambayo nimesikia ni kifutio kikubwa sana na kizuri. Ningependa pia kuonja chakula cha kiJapan kama sushi na ramen na kujifunza namna wanavyo tayarisha chakula chao. Chakula ni sehemu muhimu ya utamaduni na ninaamini kuonja chakula cha Japan kungekuwa uzoefu wa kipekee sana. Ninapo fikiri kuhusu safari hii nahisi furaha, musisimuko na hamu kubwa ya kujifunza. Safari hii ningeiangalia kama fursa ya kupanua mawazo yangu. Kujifunza tamaduni mpya, na kupata uzoefu abao utanisaidia kukua kifikra na kibinafsi. Ingawa safari ya kuenda Japan inaweza kuwa ya gharama na kuitaji maandalizi makubwa, bado ninaamini kuwa siku moja nitaweza kuitembelea. Japan ni inchi ninayotamani sana kuitembelea kwa sababu ya utamaduni wake, maendeleo yake na mambo mengi ya kufutia nilio yasikia. Kufikiria kuhusu safari hii unipa matumaini na motisha ya kufanya kazi kwa bidii ili siku moja ndoto hii itimie.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu historia ina mchango mkubwa katika kuelewa maisha ya sasa na kupanga maisha ya baadaye. Kwanza kabisa, kujifunza historia hunisaidia kuelewa asili ya jamii na tamaduni mbali mbali. Kupitia historia ninajifunza jinsi watu waliishi zamani, changamoto walizo pitia, na namna walivyo tatua matatizo yao. Hii hunisaidia kuwaheshimu watu, kuwaheshimu watu wa kale na kuthamini maendeleo yaliyo fikiwa leo. Pili, historia hunifundisha mafunzo muhimu ya maisha. Matukio ya kihistoria kama vita, harakati za uhuru, au mabadiliko ya kijamii, unionyesha matokeo ya maamuzi mbalimbali. Kwa kujifunza makosa na mafanikio ya walio tutangulia na weza kuepuka kurudia makosa na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu. Sababu nyingine inayofanya nipenda historia ni kwamba hunisaidia kuimarisha utambulisho wangu. Kujua historia ya inchi yangu au jamii yangu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Hunipa fahari na kunisaidia kuthamini mila, desturi na urithi wetu wa kitamaduni. Pia historia hunifanya niwe na mtanzamo mpana wa dunia. Hunionyesha kuwa mambo mengi yanayotokea leo, yalishawai kutokea kwa njia tofauti hapo zamani. Hili hunisaidia kuelewa kwa nini jamii au mataifa fulani yanafanya maamuzi fulani leo. Kwa kumalizia, napenda kujifunza historia kwa sababu hunipa maarifa, hekima na mwelekeo wa maisha. Historia si masomo ya kukariri terehe tu, teretu, bali ni hadhiti za watu, changamoto zao na mafunzo yanayo tusaidia kuishi vizuri zaidi leo na kesho.

Nilipenda sana somo la kiswahili. Somo hili lilinivutia sana tangu nikiwa shule ya msingi, hadi sekodari. Kwa sababu nilikuwa na maana kubwa katika maisha yangu, maono kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa nilipenda kiswahili kwa sababu ni lugHa ninayoitumia kuwasiliana na watu wengi katika jamii yangu. Kupitia somo hili nilijifunza kuzungumza, kusoma na kuandika kwa ufasaha. Hili lilinisaidia kujiamini zaidi nilipokuwa nikizungumza mbele ya watu au kuandika mawazo yangu. Pili, kiswahili kilikuwa somo lenye umbunifu na mburudani. Nilifurahia kusoma hadidhi, mashairi na tamthilia. Kila kazi ya fasihi, kila kazi ya fasihi ilikuwa na ujumbe na funzo la maisha. Kupitia fasihi nilijifunza maadili kama uaminifu, uvumilifu na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Sababu nyingine iliyofanya nipende somo hili ni walimu walikuwa wakitufundisha. Walimu waliokuwa wakitufundisha walikuwa na njia zuri ya ufundishaji, walikuwa wakituhusisha wanafunzi darasani na walihamasisha kuuliza maswali. Njia yao ya kufundisha ilinifanya nione kiswahili, si somo ngumu bali somo la kufurahisha. Zaidi ya hayo, kiswahili kilinisaidia kuelewa utamaduni wetu, nilijifunza methali na methali, nahau na misemo ambayo inakisi maisha ya jamii ya kiafrika. Hili lilinifanya nijivunie lugha na utamaduni wangu na kunifanya nitambue umuhimu wa kuufathi. Ninapokumbuka somo hili leo nahisi furaha na shukrani. Maarifa niliyopata bado nayatumia hadi hadi sasa katika maisha yangu ya kila siku. Iwe ni kazini, shuleni au katika mawasiliano ya kawaida. Kwa kumalizia, somo la kiswahili lilikuwa somo nililolipenda. Kwa sababu ilikuwa rahisi kuelewa lenye maana katika maisha na lilinisaidia kujenga uwezo wa kuwasiliana vizuri.

Napenda kula samaki na nimoja ya fiakula ninafio fifuraiya sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye hafya, samaki wanaferotubisho muimu kama proteini, vitamin na mafuta mazuri yanayo usaidia hafya ya mwili na hakili. Nimesikia pia kuwa kula samaki usaidia kuboresha kumbu kumbu na hafya ya moyo. Hii unifanya nijisikie vizuri ninapochagua samaki kama sehemu ya mlo wangu. Samaki wanalatha zuri na haina mbalibali za mapishi. Kuna samaki wakukanga, kuchemushua, kuchomwa, kuchomwa na kupikwa kwa mchuzi. Kila haina inalatha yake ya kipekee. Mimi upenda sana samaki wakukanga kwa sababu uwa mutamuna unaharufu zuri. Asa unapopikwa vizuri kwa fiungo vya asili. Sababu nyingine inayofanya nipende kula samaki ni kwamba. Upatikana kwa uraisi katika maeneo mengi asa kwa watu wanaoishi karibu na maziwa, mito na au bahari. Katika jamii nyingi, samaki ni chakula chakawaida na pia nisehemu ya utamaduni. Hii unifanya nijisikia kuwa karibu na mila na desturi za watu wetu. Zaidi ya hayo, kula samaki unikumbusha wakati wa familia, na kumbuka tulipokuwa tukila samaki pamoja nyumbani, asa siku ya siku kuu aumwisho wa wiki. Ilikuwa ni wakati wa kuzungumza, kucheka na kufurahia chakula kwa pamoja. Kumbukumbu hizi unifanya nipende samaki zaidi. Ninapendelea kula samaki waliopikwa kwa usafi na kwa uangalifu, kwa sababu najua umuimu wa hafya. Pia napendelea kula samaki kwa kiasi ni kichanganya na vyakula vingine ili kupata lishe kamili. Hivyo basi nikimalizia mimi napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya, chenye ladha na chenye kumbu kumbu zuri katika maisha yangu. Kwangu, samaki si chakula tu, bali ni sehemu ya maisha na utamaduni wangu.

Napendelea zaidi kuvaa ndefu, ingawa ninaelewa na kuheshimu chaguo la kununua pia, kila mtu ana mtindo wake unaomfanya ajisikie vizuri na kujiamini. Kwanza kabisa napendelea kuvaa ndevu, kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini. Nywele ndefu hunipa nafasi ya kuchagua mtindo tofauti kama kuzifunga, kuziachilia na kuzitengeneza kwa namna mbalimbali kulingana na hafla au mazingira. Ili hunisaidia kuonyesha utu na mtindo wangu binafsi. Pili, kuva ndefu hunifanya nijisikie karibu na utamanduni au mtindo ninaoupenda. Katika jamii nyingi, nywele ndefu huweza kuwa ishara ya uzuri, uvumilifu na hata ubunifu. Pia hunipa nafasi ya kujitunza. Kwa sababu, uhitaji uangalizi kama kuosha, kupaka mafuta na kuzitunza kwa umakini. Utunzaji huu hunifundisha nidhamu na kujipenda Hata hivyo ninaelewa pia faida za kunyoa, kunyoa kunaweza kuwa rahisi zaidi kutunza hasaa kwa mtu mwenye ratiba yenye shughuli mingi, pia kunyoa huleta hali ya usafi na unadhifu, na kwa baadhi ya watu huwafanya wajisikie wepesi na wenye mpangilio mzuri Ndiyo maana naona kunyoa ni chaguo nzuri kwa watu wanao pendelea urahisi sababu nyingine muhimu ni kwamba, uchaguzi katika kati ya kunyoa au kuvaa ndefu, unategemea mazigira na mahitaji ya mtu. Kwa mfano, katika baadhi ya kazi au shule, kunyoa kunaweza hitajika kwa ajili ya kanuni na taratibu. Katika hali kama hizo, mtu huchagua kile kinacholingana na majukumu yake bila kupoteza heshima yake binafsi. Hivyo basi, ninapofikiri kuhusu swala hili, nahisi kuwa jambo la msingi ni mtu kujisikia vizuri na kuridhika na muonekano wake. Hakuna chaguo, chaguo sahihi au lisilo sahihi. Kilicho muhimu ni usafi, mpangilio na kujiamini. Nywele iwe ndefu au fupi. Ni sehemu ya utambulisho wa mtu. Ingawa napendelea kuvaaa ndefu kwa sababu ya uhuru na mtindo ninaoupata ninaamini kuwa. Kunyoa pia ni chaguo zuri kwa wengine, kila mtu anahaki ya kuchagua mtindo Unaomfaa na unaomfanya ajisikie yeye mwenyewe.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaoniburudisha na kunisaidia kwa afya ya mwili na akili. Kwanza kabisa napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa ushirikiano. Unanifundisha kufanya kazi kwa timu, kusaidiana na kuheshimiana. Kila mchezaji ana jukumu lake na mafanikio ya timu hutegemea juhudi za kila mtu. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida, kama vile shuleni au kazini. Pili, mpira wa miguu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili. Unahitaji kukimbia, kuruka na kuwa na stamina. Hivyo, hunisaidia kufanya mazoezi bila hata kujitambua. Baada ya kucheza mpira, hujisikia mwenye nguvu na mwenye furaha. Sababu nyingine ni kwamba mpira wa miguu hunipa furaha na burudani. Napenda kuucheza na marafiki zangu wakati wa mapumziko au mwishoni mwa wiki kucheka, kushindana kwa utani na kusherekea magoli huleta furaha kubwa na kuimarisha urafiki Zaidi ya hayo, mpira wa miguu hunifundisha nidhamu na uvumilivu Si kila wakati unashinda, wakati mwingine unafungwa au unakosea Lakini kupitia mchezo huu hujifunza kukubali matokeo, kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kujitahidi. Napenda mpira kucheza mpira wa miguu kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema, kujifunza kufanya kazi kwa pamoja na kupata furaha. Ni mchezo ninaofurahia sana na ningependa kuendelea kuucheza kadri ni navyopata nafasi.

Ndiyo, napenda sana kucheza mchezo ya ubao na nitatoa sababu kadha zinazoonyesha kwa nini. Michezo hii ni muhimu na ni yakufurahisha katika maisha yangu. Kwanza kabisa, michezo ya ubao ni njia zuri ya burudani. Michezo kama vile draft, sataraji ama chess, ludo na monopoli hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu ya masomo au kazi, kucheza mchezo wa ubao hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Badala ya kutumia muda mwingi kwenye simu au kompyuta, michezo ya ubao hunirudisha kwenye burudani ya ana kwa ana. Pili, mchezo ya ubau hunisaidia kuimarisha uwezo wa kufikiri na kupanga mikakati. Kwa mfano, katika mchezo wa sataraji, mtu huwa analazimika kufikiria hatua kadhaa mbele. Hili hunifundisha uvumilivu, umaskini na kufanya maamuzi sahihi. Ujuzi huu ni muhimu sana hata katika maisha ya kila siku. Kama vile kupanga ratiba na kutatua matatizo. Tatu, michezo ya ubao huimarisha mahusiano kati ya watu. Ninapocheza michezo hii na marafiki au huwa na familia, tunazungumza, tunacheka na kushirikiana. Hii hujenga urafiki na mushikamano. Mchezo ya ubao huleta watu pamoja bila kujali umri au tofauti nyingine. Wazee, vijana na watoto wote wanaweza kucheza pamoja na kufurahia Aidha, michezo ya ubao hunifundisha nidhamu na kukubali matokeo. Katika kila mchezo kuna mshindi na aliyeshindwa. Ninaposhinda najifunza kuwa mnyenyekevu na ninaposhindwa najifunza kukubali hali hiyo na kujaribu tena. Hili hunisaidia kuwa na tabia zuri na mtazamo chanya maishani. Hato hivyo ni muhimu kusema kwamba sipendi kucheza michezo ya ubao kupita kiasi. Kila kitu kinahitaji, mipaka. Michezo hii ni ya kufurahisha, lakini ya haipaswi kuadhiri masomo, kazi au majukumu mengine muhimu.

Kwa ujumla, nina mfereji mmoja ninaofuata zaidi kwa sababu ya maudhui yake. Ingawa wakati mwingine hufuata mingine kulingana na muda na mahitaji yangu. Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni mfereji wa habari napenda kufuatilia mfereji huu kwa sababu hunipa tarifa za kila siku kuhusu yanayoendelea nchini na duniani. Mjini na duniani. Kupitia habari ninapata ufahamu wa maswala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata kitaifa. Hii hunisaidia kuwa mtu anayejua kinachoendelea badala ya kuishi bila tarifa. Sababu nyingine inayofanya nipende mfereji huu ni kwamba habari hunijenga kiakili, Ninapofuatilia taarifa mbalimbali hujifunza mambo mapya kama sera za serikari, maendeleo ya teknolojia na changamoto zinazowakabili watu katika jamii. Maarifa haya hunisaidia katika masomo yangu au mazungumzo na watu wengine. Mbali na mfereji wa habari wakati mwingine hufuata mfereji wa burudani. Hii ni hasa pale ninapohitaji kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kupitia filamu, vipindi vya maigizo au muziki, hupata burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Burudani hunisaidia kuburudika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Pia napenda mfereji wa TV unaoonyesha vipindi vya elimu na maarifa. Vipindi hivi hunifundishe kuhusu hafya, sayansi, mazingira na historia Ninaamini televisheni si kwa ajili ya burudani pekee Bali pia ni chombo muhimu cha muda mrefu sana kiasi cha kuadhiri majukumu yangu mengine kama kusoma kufanya kazi na kushirikiana na familia Ninapendelea kuchagua vipindi vyenye manufaa au kuvitazama kwa ndhamu Kwa kumalizia mfereji wa tv ninaofuata zaidi ni ule Unaonipa habari na maarifa Ingawa wakati mwingine hufuata burudani Kwa ajili ya mapumziko televisheni ni chombo chenye Faida kubwa endapo itatumika kwa busara Nijukumu letu kuchanua vipindi vinavyo tujenga na kutusaidia katika maisha kila siku.

Mfanya biashara zaidi ninaye mjua pamoja na sababu zinazo mfanya awe wa kipekee ni Jack ma. Jack ma huyu ni muanzilishi wa kampuni ya Alibaba. Nimemchagua Jack ma kwa sababu safari yake ya kibiashara ni ya kipekee na yakutia moyo. Kabla ya kufanikiwa alikumbana na changamoto nyingi sana. Lakini hakukata tamaa, sababu kubwa inayofanya nipende mfanya biashara huyu ni uvumilifu wake Jack Maa alikataliwa mara nyingi katika maisha yake Alishindwa kujiunga na vyuo kadhaa, alikosa kazi nyingi na hata wazo lake la biashara haliku kubaliwa mwazoni Hata hivio, hakurudi nyuma, aliendelea kuwamini ndoto yake na kufanya kazi kwa bidii mpaka alipo fanikiwa Kitu cha ajabu sana alichofanya Jack Maa ni kuanzisha kampuni kubwa ya mtandaoni bila kuwa mtaalam wa teknolojia. Alipoanzisha Alibaba hakuwa na ujuzi mkubwa wa kompyuta. Lakini aliwaamini watu wenye ujuzi na akaweka mkazo katika maono na ongozi uongozi leo. Alibaba ni moja wapo ya kampuni kubwa zaidi ya za biashara mtandaoni duniani. Hili linaonyesha kuwa si lazima ujue kila kitu, bali ni muhimu kujua jinsi ya kushirikiana na wengine. Kutoka kwa Jack Maa, nimejifunza mambo mengi muhimu, kwanza nimejifunza kutokata tamaa hata unapo shindwa mara nyingi. Pili, nimejifunza kuwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni somo la kukufanya uwe bora zaidi. Pia, nimejifunza umuhimu wa kuwa na ndoto kubwa na maono ya mda mrefu. Kuhusu jinsi anavyo fanya biashara nina hisia chanya sana. Jack ma anafanya biashara kwa uwadilifu, ubunifu na kuzigatia watu. Ana amini kuwa biashara haipaswi kuangalia faida pekee, bali pia kusaidia jamii na kuwapa watu fursa. Mtazamo huu unanifanya ni muheshimu zaidi kama mfanyi biashara na kama kiongozi. Kwa kumalizia, Jack Maa ni mfano mzuri wa mfanya biyashara bora kwa sababu ya uvumilivu wake ujasiri na mtazamo chanya kuhusu maisha ya maisha na biashara ananifundisha kuwa mtu yeyote anaweza kufanikiwa endapo ata amini noto yake na kufanya kazi kwa bidii Ndio maana namchukulia kuwa mfanya biashara bora zaidi ninaye mjua.

Katika mazigira ya kazi, matatizo ni jambola kawaida. Kinacho mtofautisha mfanya kazi mzuri na mwngine ni namna anafyokambiliana matatizo haya. Kwaza kabisa, ninapokutana na tatizo kazi ni ujitahidi kubaki mtulifu, kukasirika au kua na hofu kunaweza kufanya tatizo lionekane kubwa kuliko lilivyo. Ninapojiweka katika hali ya utulifu, hua raisi kulielewa tatizo vizuri na kufikiri kwa makini kabla ya kuchukua atua. Atua ya pili ni kuchambua tatizo, mimi hujuuliza maswali kama tatizo ni nini hasa, lilianza lini, nani au nini kimesababisha tatizo ilo. Kwa kufanya hivo, ninaweza kutambua chanzo chatatizo badalaya kushugulikia dalili za ketu, ili hunisaidia kupata suluisho la kudumu. Tatu, ujaribu kugusanya taarifa na ushauri. Ikiwa tatizo linausisha kazi ya pamoja, wasiliana na wemimi, wasiliana na wezangu au musimamizi wangu ili kupata maoni yake. Kushirikiana na wengine hunipa mtazamo mpana zaidi na mara nyingi husababisha suluisho bora zaidi. Ninaamini kuwa mawazo ya pamoja hua nanguvu kuliko mawazo ya mtu mmoja. Baada ya hapo huanza kupanga suluhisho, utathmini njia mbalimbali za kutatua tatizo na kuchangua ile inayofaa zaidi kulingana na mazingira ya kazi. Mda narasi rimali zilizopo. Katika atua ii, uangalia pia athari za kila suluisho ili kuepuka kuleta matatizo mapya. Atua inayofuata ni kutekeleza suluisho kwa umakini na wajibikaji. Mimi huatayari kurekebisha mukakati iwapo ni taona kuwa hauleti matokeo yalio tarajiwa. Uwezo wakubadilika ni muhimu sana kazini kwa sababu si kila mpango hufanikiwa mara ya kwanza. Mwanzo kabisa ujitathmini na kujifunza kutokana na tatizo ilo. Baada ya kutatuliwa ujiuliza ninini nilijifunza na nifanye nini tofauti endapo tatizo kama hilo litatokea tena. Atua hii unisaidia kuporesha ujuzi wangu wa kutatua matatizo na kunifanya kuwa mfanya kazi bora zaidi. Hivyo basi kwa jumla nina shambulia tatizo kazini kwa utulifu, uchabuzi, ushirikiano, mipango mizuri na kujifunza kutokana na uzoefu. Ninaamini kuwa kila tatizo ni fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Chumba changu cha kulala ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Chumba cha kulala si mahali pa kulala tu. Bali pia ni mahali pa kupumzika, kufikiri na kujipa utulivu wa akili baada ya siku ndefu. Kwanza kabisa, chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wakati. Sio kikubwa sana, wala kidogo sana. Kina nafasi ya kutosha kuniruhusu kusonga vizuri na kupanga vitu vyangu bila msongamana. Ukubwa huu hunifanya najisikie huru na mwenye utulivu. Hasa ninapokuwa ndani yake kwa muda mrefu. Kuhusu rangi ya kuta, chumba changu kina rangi ya kupendeza na tulivu. Kama vile rangi ya cream au buluu nyepesi. Rangi hii hunisaidia kujisikia mtulivu na kupunguza mawazo. Pia hufanya chumba kionekane safi na chenye mwanga wa kutosha hasa wakati wa mchana. Kitu kikubwa zaidi, ndani ya chumba changu ni kitanda changu. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kinaniridhisha sana. Kina godhoro zuri, linalonifanya nipate usingizi mzuri usiku. Baada ya siku ya kazi au masomo, ninapenda sana kulala au kupumzika kitandani kwa sababu hunipa faraja na kunirejeshia nguvu. Kutoka dirishani, ninaweza kuona mazingira ya nje kama miti, nyumba jirani au anga la asubuhi na jioni. Asubuhi ninapoamka, mwanga wa jua unaoingia dirishani hunipa hisia nzuri na hunifanya nianze siku nikiwa na nguvu. Jioni napenda kuangalia anga au kusikiza upepo mwanana, jambo linalonisaidia kupumzika akili. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani kwangu ni utulivu wake. Chumba changu ni mahali ambapo ninaweza kuwa pekeangu, kufikiri, kusoma au kupumzika bila usumbufu. Pia napenda jinsi ninavyopanga chumba changu kwa usafi na mpangilio mzuri. Jambo linalonifanya nijisikie nikiwa na nidhamu na amani ya moyo. Kwa kumalizia, chumba changu cha kulala ni sehemu ninayoithamini sana Kwa sababu hunipa faraja, utulivu na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe ni mahali panaponisaidia kujiandaa kwa siku mpya na kupumzika baada ya shuguli za siku zima.

Kila mtu ana rangi anayopenda kulingana na hisia, tabia, au uzoefu wake. Kwa upande wangu, rangi ninayoipenda zaidi ni ya blue. Napenda rangi ya blue kwa sababu inanipa hisia za utulivu na amani. Ninapoiona rangi huisi kama akili yangu inatulia. Blue unikumbusha vitu vya asili kama angaa la juu na bahari pana. Vitu hivi hunifanya nihisi huru na mwenye matumaini. Sababu nyingine inayofanya nipende rangi ya blue ni kwa sababu ni rangi inayolingana na vitu vingi. Inaweza kuonekana vizuri kwenye nguo, samani, au ata kuta za nyumba. Ninapovaa nguo za rangi ya blue huisi nikiwa na kujiamini zaidi na nikiwa nadhifu. Pia ni rangi inayopendwa na watu wa rika zote. Rangi ya blue pia inamaana fulani katika maisha yangu. Kwangu mimi inaashiria uaminifu, busara na hekima. Ndio maana mara nyingi huona rangi hii ikitumika katika taasisi nyingi muhimu kama vile shule, benki au hospitali. Inaonyeshe usalama na utulifu. Mambo ambayo ni muhimu sana katika jamii. Zaidi ya hayo rangi ninaiyoipenda huadhiri ata mazigira ninayoishi. Ndani ya chumba changu au vitu ninavyotumia kila siku Napendelea rangi ya blue au rangi zinazokaribiana nayo Hii hunisaidia kujisikia vizuri na kufanya kazi au kusoma kwa umakini zaidi Hata hivyo, ingawa napenda sana rangi ya blue Simaanishi sipendi rangi nyingine Kila rangi ina uzuri wake na matumizi yake Lakini blue ni ya kipekee kwangu kwa sababu inalingana na tabia yangu ya kupenda utulivu na kupanga mambo kwa umakini Kwa kamarizia ninayoipenda zaidi ni ya blue kwa sababu inanipa utulivu, kujiamini na hisia chanya inadhili mavazi yangu, mazingira yangu na ata mtazamo wangu wa maisha Kwa maoni yangu, rangi inaweza kuonyesha tabia ya mtu na blue ndio ya rangi inayonifaa zaidi.

Siku ya kuzaliwa ni siku ya pekee sana katika maisha yangu kwa sababu hunikumbusha zawadi ya uhai na kunipa nafasi ya kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha. Kwanza kabisa ningependa kushiriki jinsi ninavyopenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi hupenda kusherekea siku hii kwa njia rahisi lakini yenye maana sipendi sherehe kubwa sana. Mbali, napendelea sherehe yenye amani na furaha mara nyingi huanza siku kwa shukurani Nikitafakari mambo mazuri niliopitia katika mwaka uliopita na kujiwekea malengo mapya kwa mwaka unaofuata Pili, ni nani ninaependa kusherehekea nae? Mimi napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia na marafiki wakaribu familia hunipa upendo wa kweli na marafiki huniongeza furaha kuwaona wakinitakia mema na kunitakia heri ya siku ya kuzaliwa hunifanya nijisikie wa dhamani sana. Wakati mwingine kama sina nafasi ya sherehe kubwa, hata kukaa nao na kuzungumza nao hunitosha. Ilikuwa siku ambayo ninakumbuka ya kuzaliwa ni sherehe niliyoipenda zaidi. Ilikuwa siku ambayo nilisherehekea nikiwa nyumbani pamoja na familia yangu. Hatukua na sherehe ya garama kubwa. Lakini kulikuwa na furaha nyingi, vicheko na upendo Tulikula pamoja, tukaki tukaimba, nyimbo za furaha na nikapata maneno ya kunitia moyo kutoka kwa watu ninao wapenda Sherehe hiyo ilifundisha kuwa furaha ya kweli haipatikani kwenye pesa mbali kwenye watu waliotuzunguka Chakula na keki nilioipenda siku ya kuzaliwa ninayoipenda siku ya kuzaliwa Mimi napenda sana keki ya chokoleti keki hii hunifanya nijisikie furaha na hufanya siku hiyo iwe tamu zaidi mbali na keki napenda chakula cha pamoja kama wali kuku au chakula ninachochipenda kwa jumla Kwangu mimi kula pamoja na watu ninaowapenda ni sehemu muhimu ya sherehe Ningependa kuelezea zawadi, ningependa kupokea siku ya kuzaliwa nje ya Ingawa zawadi si kitu cha lazima Ningependa kupokea zawadi yenye maana kama vile kitabu cha kuniongeza maarifa au kitu, kitakacho nisaidia katika masomo au kazi Zaidi ya yote, ningependa kupokea upendo, baraka na maneno mazuri kutoka kwa watu Ninaowajali, hivyo basi siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha shukrani na matumaini mapya Ninapenda kuisherehekea kwa njia rahisi nikiwa na familia na marafiki, nikifurahia chakula, ninachokipenda na kukumbuka umuhimu wa maisha yangu Kwangu mimi siku ya kuzaliwa si sherehe tu, mbali nikumbu kumbu ya dhamani ya kuishi.

Televisheni na vipindi vingi kama vile habari, michezo, maigizo, elimu na burudani. Miongoni mwa vipindi hivi vyote kuna kipindi moja ninachokipenda sana. Kwa sababu hunifurahisha na kunifundisha mambo muimu. Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni kipindi cha maigizo. Unapenda kipindi hiki kwa sababu uonyesha andithi zinazousiana na maisha alisi ya binadamu. Kupitia maingizo inaweza kujifunza kuzu changamoto za maisha mamuzi ya watu na matokeo ya matendo ya maingizo unifanya nitafakari na wakati mengine kujiona dani ya andithi hizo. Sababu nyingine inafanya nipende kipindi iki ni kwa sababu uniburudisha na unipumuzisha. Baada ya siku ndefu ya masomo hau kazi, kutazama kipindi cha maingizo unisaidia kupunguza musongo wa mawazo. Unifanya nisao kwa munda matatizo ya siku na nijisikia mwenye furaha na utulifu. Pia napenda kipindi iki kwa sababu wausika wake ufanya kazi kwa ustadi. Waingizaji uonyesha isia kama furaa, uzuni, asira hau matumaini kwa uwalisia mkubwa Hii unifanya ni pendeze zaidi na kufuatilia kipindi hicho kila ni kinaporushwa Pia unifanya ni one umuimu wa kipaji na midi katika kazi Zaidi hayo, baadhi ya vipindi vya maingizo vina mafuzo ya kimandili Uonyesha madhara ya tabia mbaya kama uongo, uifu na auubinafzi Na faida za tabia jema kama uaminifu, ufumilifu na upendo Mafunzo haya unisaidia kuboresha mwenendo wangu katika maisha ya kila siku.

Jamii ni watu wanaoishi pamoja na kushirikiana katika maishi ya kila siku. Kusaidia jamii ni jukumu la kila mtu, bila kujali umri au nafasi yake. Kwanza kabisa, ninasaidia jamii yangu kwa kudumishi usafi wa mazigira. Huwa na shiriki katika usafi wa maeneo ya karibu, kama barabara, sokoni, au maeneo ya ibada. Kufanya vivyo hivyo. Usafi husaidia kuzuhia mangojwa na kufanya mazigira yawe salama na mazuri kwa wote. Pia ninajitahidi kuwaheshimu na kuwasaidia watu wanao nizunguka. Hasa wazee, watoto na watu wenye maitaji maalum. Ninaweza kuwasaidia kubeba mzigo, kuwapa nafasi au kuwaonyesha heshima na adabu. Haya ni mambo madogo lakini yana mchango mkubwa katika kujenga jamii Nina shiriki katika shuguli za kijamii na maendeleo. Hizi zinaweza kuwa mikutano ya kijiji au mtaa kazi ya kujitolea au michango midogo inapowezekana. Kushiriki katika shuguli hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na hunipa nafasi ya kutoa mawazo yangu kwa ajili ya maendeleo kwa wote. Ninasaidia pia jamii yangu kwa kuwahamasisha watu kufanya mambo mema. Ninapo pata nafasi. Uwahimiza vijana wenzaangu kufanya bidii katika masomo, kuepuka tabia hatarishi na kuheshimu sheria. Ninaamini kuwa maneno mazuri na ushauri vinaweza kubadilisha maisha ya watu. Maisha, zaidi ya hayo ninasaidia jamii kwa kufuata sheria na kanuni. Kuwa raia muema ni njia moja wapo ya kuisaidia jamii. Ninapo heshimu sheria na changia amani na utulivu katika eneo langu. Hivyo basi mimi ninasaidia jamii kwanjia mbalimbali kama kudumisha usafi, kusaidia waitaji, kushiriki shuguli za kijamii, kutoa ushauri, kufuata sheria. Ninaamini kuwa jamii imara hujengwa na watu wanaojali na kuwajibika. Kila mmoja wetu ananafasi ya kuleta mabadiliko chanya hata kwa matendo madogo.

Dini inanafasi kubwa katika maisha ya watu. Watu wengi kwa sababu hutoa mwongozo waki maadili. Matumaini na amani ya moyo. Kupande wangu jambo la dini lilo muhimu zaidi kwangu ni maadili mema. Kwanza kabisa, ndini hunifundisha kufanya mema na kuepuka mabaya. Kupitia mafundisho ya ndini, nimejifunza kuwa mtu anatakiwa kuwa mkweli, mnye nyekefu, mwenye uruma na anaye jali wengine. Maandili haya hunisaidia kuishi vizuri na watu wanaonizuguka na kujenga uhusiano mzuri katika jamii Jambo lingile muimu la ndini kwangu ni maombi. Maombi unipa nguvu ya ndani na udulifu wa moyo Ninapokutana na changamoto au matatizo ya maisha maombi hunisaidia kujisikia nikiwa na matumaini na kuaamini kuwa mambo yatakuwa sawa Pia mambo unifanya maombi hunifanya ni kumbuke kumshukuru mungu kwa mema, yote niliopata. Tatu, dini unifundisha ufumilifu na msamaa katika maisha, si rahisi kuepuka makosa hau maumifu kutoka kwa wengine. Kupitia ndini, nimejifunza kuwa kusamehe ni jambo muhimu sana. Msamaha uniondolea chuki moyoni na hunifanya niishi kwa amani na watu wengine. Ndini unisaidia kuwa na nidhamu na mwelekeo wa maisha. Mafundisho ya ndini hunionyesha njia sahihi ya kufuata na kunisaidia kufanya maamuzi mazuri. Hata pale panakuwa na panapokuwa na fisha wishi. Ndini unikumbusha kuwajibika kwa matendo yangu na kueshimu maisha. Zaidi ya hayo. Japo la dini uniletea karibu na jamii kupitia ibada na shughuli za kijamii. Kukutana na waumini wengine unipafaraja, mshikamano na nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye maandili na upendo. Jambo la dini lilo muimu kwangu ni kuhishi kulingana na maandili mema. Kufanya maombi, kuwa na ufumilifu na kuhishi kwa amani na wengine. Kwangu mimi, dini si kwa ajili ya ibada pekee Bali ni mwongozo wa maisha ya kila siku unisaidia kuwa mtu mbora na mwenye manufaa kwa jamii.

Ndiyo, napenda kuimba ingawa si kila wakati ninaimba mbele Ingawa si kila wakati ni naimba mbele ya watu wengi. Kuimba ni mambo, ni moja ya mambo yanayonipa furaha na kunisaidia kueleza isia zangu. Mwazo kabisa napenda kuimba kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ninapo kuwa na furaha uzuni au hata mawazo mengi kuimba unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine uimba nikiwa peke yangu nyumbani au nikiwa nafanya kazi dogo dogo. Hii unifanya nijisikietu mtulifu na mwenye amani. Sababu nyingine inayofanya nipende kuimba ni kwamba nijia ya kujieleza. Kupitia nyimbo ninaweza kueleza isia ambazo wakati mwingine nivingumu kuzieleza kwa maneno ya kawaida. Nyimbo zina ujumbe na kuimba unisaidia kufikisha ujumbe huo kwa jia zuri na ya kungu za moyo. Napenda kuimba kwa sababu inaleta watu pamoja wakati wa sherehe, ibada au mikusanyiko ya kifamilia. Kuimba pamoja uongeza mushikamano na furaha. Kuimba na wengine unijenga jamii na kunifanya nijisikie kwa sehemu ya kundi. Kuimba unisaidia kujiamini, kadiri ninafyo imba zaidi, divyo ninafyo jifunza kutoka, kutokua na woga wa kujieleza mbele ya watu. Ingawa mimi simu mtaalamu na jaribu kuimba kwa ujasiri na kwa moyo wote. Hii unifundisha kuwa si lazima mtu awe mkamilifu iliafanye anachokipenda. Hata hivyo, ninafahamu kuwa kuimba kuna itaji nidhamu na mazoezi. Diyo mana, ujitahidi kuchagua nyimbo ni nazozipenda na kuimba kwa kiasi. Asa, ninapokuwa na watu wengine. Ile nisiwasumbwe, ninaheshimu pia nyakati na maeneo ya nayofaa kuimba. Napenda kuimba kwa sababu inanipafuraha, inanisaidia kujieleza, unijenga kijamii na uniongezea kujiamini. Kwangu mimi kuimba si kipaji tuh, bali ninjia ya kuleta furaha moyoni. Ningeendelea kuimba kwa sababu unifanya nisikie nikiwa mimi mwenye.

Kila mtu hana vitu wanavyopenda kununua kulingana na mahitaji, ladha au mtindo wa maisha. Kwa upande wangu, kitu ninachopenda kununua zaidi ni nguo. Napenda kununua nguo kwa sababu zinanisaidia kuonekana nadhifu na kujiamini. Ninapovaa nguo, safi na zuri, huisi niko tayari kukutana na watu au kufanya shughuli zangu za kila siku. Nguo huonyeshe utu wa mtu ndiyo maana napenda kuchagua nguo zinazolingana na tabia yangu na mazigira niliopo. Sababu nyingine inayofanya nipende kununua nguo ni kwamba nguo utofautiana kulingana matumizi. Kuna nguo za kazi, za sherehe, za nyumbani na za mchezo. Hi hunifanya nipende kununua nguo ili niwe tayari kwa hali mbalimbali. Pia napenda kuchagua nguo zinazodumu kwa muda mrefu na zinazokuwa na ubora zaidi Napenda kununua nguo kwa sababu mtindo ubadilika mara kwa mara Wakati mwingine hunifurahisha kujaribu mtindo mpya au rangi tofauti Hata hivyo, huwa naangalia mahitaji yangu kwanza na kuhakikisha kuwa ninachonunua kina faida na thamani mbali na nguo mimi napenda kununua vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula na mahitaji ya nyumbani. Napenda kununua chakula kizuri kwa sababu kina mchango mkubwa katika afya yangu. Ninapopanga vizuri ninachonunua hunisaidia kuishi maisha yenye nidhamu na kuepuka matumizi yasiyo na lazima. Hivyo basi nimejifunza kuwa ni muhimu kununua kwa busara. Sipendi kutumia pesa bila mpango. Kabla ya kununua kitu ujiuliza kama kweli ninakiitaji au la. Iyo hunisaidia kuokoa pesa na kutumia rasilimali zangu vizuri. Napenda kununua zaidi nguo kwa sababu hunifanya nijisikia vizuri, kujiamini na kujiandaa kwa shughuli mbalimbali za maisha. Pia hununua vitu muhimu kwa nidhamu na mpangili mzuri. Naamini kuwa kununua kwa hekima ni sehemu muhimu ya maisha bora.

Lugha ni nyezo muhimu sana ya mawasiliano, elimu na fursa za kazi. Kujifunza lugha mpya upanua mawazo na kufungua milango mingi ya mafanikio. Lugha ningependa kujifunza ni lugha ya kihispania. Nimechagua kihispania kwa sababu ni mojawapo ya lugha zinazozungumzwa na watu wengi duniani. Inatumika katika nchi nyingi, hasa Amerika ya Kusini na Hispania lugha, kujua lugha hii kungeweza kunisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi kutoka tamaduni tofauti sababu nyingine inayofanya nitake kujifunza Kihispania ni kwa sababu inaweza kunisaidia kielimu na kikazi lugha hii hutumika katika biashara, utalii na diplomasia kujifunza kispania kungeongeza fursa zangu za kazi na kunifanya niwe na uwezo wakufanya kazi katika mazingira ya kitaifa. Napenda kujifunza lugha hii kwa sababu utamaduni wake unanivutia. Kupitia lugha ninaweza kujifunza muziki, filamu, historia na mila za watu wanaozungumza kihispania. Lugha si maneno tu, bali pia ni mlango wa kuelewa maisha ya watu wengine. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya hunijenga kiakili na kibinafsi. Hunisaidia kuboresha kumbukumbu, umakini na kujiamini. Napoweza kuzungumza lugha nyingine, uhisi furaha na motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Hivyo basi ninafahamu kuwa kujifunza lugha mpya kunahitaji nidhamu na uvumilifu. Ningependa kutumia njia mbalimbali, kama kusoma vitabu, kuangalia filamu, kusikiliza muziki na kuzungumza na watu wanaozungumza lugha hiyo. Kufanya hivyo mara kwa mara, ninaamini ningeweza kuimudu lugha hiyo vizuri.

Kuboresha michakato ya kazi ni jambo muhimu kwa sababu husaidia kungeza ufanisi kokoa muda na kuboresha matokeo ya kazi kwa ujumla. Kwanza kabisa ninaboresha michakato ya kazi kwa kuelewa kazi vizuri kabla ya kuifanya. Kabla sijaendelea na kazi yoyote, hujitaidi kuelewa malengo ya kazi hiyo, hatua zinazohitajika na matokeo yanayotarajiwa. Kufanya hivyo hunisaidia kuepuka makosa na kufanya kazi kwa mpangilio mzuri tangu mwanzo Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga muda na vipaumbele Mimi huandaa ratiba ya kazi na kugawa majukumu kulingana na umuhimu wake. Kazi muhimu hufanywa kwanza na zile zisizo za haraka hufanywa baadaye mpangilio huu hunisaidia kupunguza msongamano wa kazi na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Mimi pia hujitaidi kutafuta njia rahisi na bora zaidi za kufanya kazi. Ninapoona kuwa kuna njia inayapoteza muda au nguvu mingi. Hujaribu kubuni njia mbadala iliyo rahisi. Hii inaweza kuwa ni kutumia teknolojia, zana za kisasa, au mbinu mpya za kufanya kazi. Kubadilika na kukubali mabadiliko ni sehemu muhimu ya kuboresha michakato ya kazi Ninathamini sana mawasiliano na ushirikiano kazini Ninapowasiliana vizuri na wenzangu kazi hufanyika kwa haraka na kwa kufanisi zaidi hupokea pia hupokea na kutoa maoni ya kujenga ili kuboresha utendaji wa pamoja mawazo ya wengine mara nyingi hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Zaidi ya hayo, ninaboresha michakato ya kazi kwa kujifunza kutokana na makosa. Ninapokosea au kazi isipotoka kama ilivyopangwa hujitathmini na kuangalia nini kilikosewa na nini kinaweza kufanywa vizuri zaidi wakati ujao. Hii unisaidia kuwepuka kurudia makosa yale yale. Ninajitahidi pia kujifunza mara kwa mara. Mimi huongeza ujuzi wangu kwa kusoma, kuuliza maswali na kupokea mafunzo mapya. Kadri ninavyoongeza ujuzi. Ndivyo ninavyokuwa bora zaidi katika kuboresha michakato ya kazi. Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga vizuri, kutumia muda kwa busara, kushirikiana na wengine, kutumia mbinu bora na kujifunza kutokana na uzoefu Naamini kuwa kuboresha michakato ya kazi ni safari ya kuendelea na humsaidia mtu binafsi pamoja na sisi kufikia malengo kwa ufanisi zaidi.

Mwaka una misimu tofauti kama vile msimu wa jua, mvua, baridi au machipuko kulingana na eneo. Kila msimu una sifa zake. Lakini mimi napenda zaidi msimu wa mvua. Napenda msimu wa mvua kwa sababu huleta uhai na uzuri wa hasili. Wakati wa mvua, miti na mimea huwa ya kijani kibichi. Na mazigira huonekana safi na mazuri. Hewa huwa safi, zaidi na joto hupungua hali hii hunifanya nijisikie mtulifu na mwenye furaha sababu nyingine inayofanya nipende msimu wa mvua ni kwamba husaidia kilimu Wakulima hupata mvua zinazosaidia mazao kukua vizuri Hii unifanya nitambue umuhimu mvua katika upatikanaji wa chakula na maendeleo ya jamii bila mvua maisha yangekuwa magumu zaidi Napenda pia msimu huu kwa sababu huniletea hisia za matumaini. Baada ya kipindi cha jua kali, mvua huashiria mwanzo mpya. Hata sauti ya matone mvua ikigonga paa, hunipa utulivu na. Hunifanya nipumzike akili. Wakati mwingine, napenda kukaa ndani nikisoma au, nikisikiliza mvua ikinyesha. Hata hivyo ninafahamu kuwa msimu wa mvua una changamoto zake. Wakati mwingine, mvua nyingi husababisha barabara kuharibika au mangojo kuongezeka. Ndiyo maana ni muhimu kuchukua tahadhari na kujiandaa vizuri. Licha ya changamoto hizo, bado naona faida zake ni kubwa zaidi. Kwa jumla, napenda msimu wa mvua kwa sababu huleta uhai, uzuru wa mazigira na matumaini mapya. Nisaidia kutambua umuhimu wa asili na jinsi misimu inavyoadhiri maisha ya binadamu Nikimalizia basi mimi ningependa kusema misimu ninaoupenda zaidi wa mwaka ni misimu wa mvua kwa sababu ya faida zake kwa mazingira, kilimo na hali ya hewa Kila misimu una uzuri wake lakini kwangu mvua hunifanya nijiskia karibu zaidi na asili.

Kugawanya taka ni tabia zuri inayosaidia, kulinda mazingira, kuboresha afya ya jamii, na kutumia rasili mali kwa njia endelefu. Ninangawanya taka zangu kwa sababu ninaelewa umuhimu wake. Ninapozalisha taka nyumbani au kazini hujitahidi kuzitengeneza kulingana na aina zake. Kwa kawaida nagawanya taka katika makundi kama vile taka za chakula, taka za plastiki, karatasi na taka zingine zisizo weza kuoza. Mwanzo kabisa taka za chakula kama manganda ya matunda na mabaki ya mboga huzitenga peke yake. Taka hizi zinaweza kuoza na kutumika kutengeneza mbolea ya asili. Mbolea hii inaweza kusaidia kilimo au bustani na kupunguza matumizi ya mbolea za viwandani. Takaza plastiki kama chupa ni mifuko. Chupa na mifuko huzitenganisha na taka zingine. Plastiki huchukua muda mrefu sana kuoza na ikitupwa ovyo huharibu mazingira, hasa mito na bahari. Kwa kugawanya plastiki, inakuwa rahisi kuzikusanya na kuzirejeleza ili zitumike tena. Karatasi na makopo navyo huzitenganisha, vifaa hivi vinaweza kurejelewa na kutengeneza bidha mpya. Hii husaidia kupunguza ukataji wa miti na matumizi ya rasilimali mpya. Kwa njia hii, kugawanya taka huchangia kulinda mazingira yetu kwa muda mrefu. Sababu kubwa inayofanya nigawanye taka zangu ni kwa sababu napenda mazingira safi na salama. Mazingira safi hupunguza magonjwa, hufanya maeneo yetu yawe mazuri kuishi na hulinda afya ya binadamu. Pia ninahisi nina jukumu la kuwajibika kama raia kwa kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Hata hiyo ninakiri kuwa kugawanya taka kunahitaji nidhamu na elimu. Watu wengi bado hawana uelewi, hawana kuelewa wa kutosha au hawana vifaa vya kusaidia kugawanya taka. Ndiyo maana ni muhimu serikali na jamii kuendelea kutoa elimu na kuweka mifumo bora ya usimamizi wa taka. Zaidi ya hayo, kuwahimiza watu wanaonizunguka kufuata tabia hii. Ninapowaona wanafamilia au marafiki wakitupa taka bila kugawanya, huwafafanulia faida za kufanya hivyo. Mabadiliko huanza na mtu moja na pole pole, jamii zima inaweza kubadilika. Hivyo basi, mimi nagawanya takazangu kwa sababu ni njia rahisi, lakini yenye manufaa makubwa kwa mazingira na jamii. Naamini kuwa kama kila mmoja wetu atachukua, hatua hii ndogo, tutaweza kujenga dunia safi. Salama na endelefu zaidi.

Mazoezi ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Hunisaidia kuwa na nguvu, kujiamini na kuishi maisha yenye afya bora. Ningependa kueleza aina ya mazoezi ninayofanya kwa kawaida. Kwa kawaida mimi nafanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili, kuruka kamba na kufanya mazoezi ya tumbo. Wakati mwingine pia nafanya mazoezi ya mikono na miguu ilikuimarisha misuli ya mwili wangu. Mazoezi haya hunisaidia kuweka mwili katika hali nzuri na kuepuka maumivu. Napenda kukimbia na pia kuenda jym mara kwa mara. Kukimbia hunisaidia kuimarisha moyo na mapafu. Na pia hunipa nafasi ya kupumua hewa safi. Ninapo kwenda jym hutumia vifaa mbali mbali kama machine za kukimbia vyuma vya kunyanyua na vifaa vingine vya mazoezi Pia wakati mwingine hucheza michezo kama mpira wa miguu au mpira wa nyavu pamoja na marafiki Jambo linalofanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi Pia kwa kawaida nafanya mazoezi maratatu hadi tano kwa wiki Huwa na jitahidi kufanya mazoezi angalau dakika thelathini hadi saa moja kila siku ninapopata nafasi. Hata kama ninashuguli nyingi hujaribu kutenga mda maalum kwa hajili ya mazuezi kwa sababu najua yana umuimu mkubwa kwa afya yangu. Mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi maanake asubuhi hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mchangamufu kwa siku nzima. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na akili tulivu na mwili ulio tayari kufanya nkazi Hata hivyo, wakati mwingine hufanya mazoezi jioni hasa nikikosa mda asubuhi Baada ya kufanya mazoezi mimi huhisi furaha, utulivu na kujivunia mwenyewe mwili wangu huhisi mwepesi na mawazo yangu huwa safi Pia hunisaidia kupunguza msungu wa mawazo na kunifanya nipate usingizi mzuri usiku. Hivyo basi mazoezi ya kila siku ni muwe ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Inanisaidia kuwa na afya njema ya mwili na akili. Uongeza nguvu na hunipa maisha yenye furaha zaidi. Ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kufanya mazoezi kulingana na uwezo wake. Kwa sababu afya ni mali kubwa kuliko zote.

Mimi kutembea ni shughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili. Hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Mahali ninapopenda kutembea zaidi ni hifadhini au bustani ya umma. Napenda maeneo haya kwa sababu huwa na mazingira tulivu. Miti mingi na hewa safi. Kutembea sehemu kama hizi hunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na asili. Kwanza kabisa napenda kutembea bustanini kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kutembea uku nikitanzama miti, mauwa na kusikiliza sauti za dege hunipa utulifu kwa akili. Wakati huu hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu na kupanga mambo yangu. Napenda kutembea sehemu hizi kwa sababu ni salama na safi. Mara nyingi bustani au hifadhi huwa na njia maalumu za kutembea. Ifyo hunifanya nijisikie salama. Pia maeneo haya huwa yamehifadhiwa vizuri. Jambo linalofanya kutembea kuwe na furaha zaidi. Kutembea bustanini hunipa nafasi ya kukutana na watu wengine wakati mwingine Ukutana na marafiki au watu wapya wanaopenda kutembea kama mimi. Hii uimarisha mahusiano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii Napenda kutembea kwa sababu hunisaidia kiafya kutembea ni mazoezi mazuri yanayosaidia moyo kupunguza uzito na kuimarisha misuli Ninapokuwa nikitembea katika mazingira mazuri Hata mazoezi huwezi kuwa mepesi na ya kufurahisha.

Kila kambuni huwa na sera, mbarimbali zinazowaongoza wafanyikazi na uendeleshaji wa shuguli zake. Miongoni mwa sera hizo. Sera ninayoiona muhimu zaidi ni sera ya maadili na uadilifu kazini. Ninaiona sera ya maadili na uadilifu kuwa muhimu kwa sababu huweka msingi wa tabia jema kazini. Sera hii uwaimiza wafanyikazi kuwa waaminifu, kuwajibika na kufanya kazi kwa aki bila rushwa, ubaguzi au upendelewa. Wafanyikazi wanapofuata maadili mema, heshima uongezeka na mazigira ya kazi uwa mazuri. Sababu nyingine inayofanya sera hii iwe muhimu ni kwamba ujenga imani kati ya kampuni, wafanyikazi na wateja. Wateja wanapojua kuwa kambuni inaendeshwa kwa uwadilifu, uaaminibidhaa hau huduma zinazotolewa. Imani hii usaidia kambuni kundumisha sifa zuri na kuongeza wateja. Pia sera ya maadili husaidia kuzuhia migogoro kazini wakati kuna miongozo ilio wazi kuhusu kinachokubalika na kisichokubalika. Wafanyikazi uelewa mipaka yao. Hii upunguza migogano, malalamiko na matatizo ya kinidhamu. Zaidi ya hayo, sera ya maadili uchangia kukuwaji wa kapuni kwa mda murefu. Kampuni inayofuata uwadilifu huwa na msingi imara wa kimaadili. Jambo linalowezesha kuendelea kukua bila hofu ya matatizo ya kisheria au kupoteza sifa. Uadilifu huifanya kampuni, iheshimiwe, ndani na inje ya inchi sera hii humsaidia mfanyakazi mmoja mmoja kujijenga kitaaluma na kimaadili mfanyakazi anapofanya kazi kwa uaminifu na maadili mema Ujijengea jina zuri na kuaminika. Ili humusaidia katika maendeleo ya kazi yake na maisha kwa jumla Naona sera ya maadili na uadilifu kuwa sera muhimu sana katika kampuni yoyote. Hii ni kwa sababu ujenga imani, yeshima, ushirikiano na mafanikio ya kuduma. Bila maadili mema, mafanikio ya kampuni hayawezi kuduma.

Rangi zina umuhimu mkubwa katika maisha yetu ya kila siku kwa sababu huadhiri hisia mawazo na hata tabia zetu. Kila mtu ana rangi anayopenda kwangu mimi rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya blue. Kwanza kabisa nimeipenda rangi hii kwa muda mrefu kwa sababu ni rangi tulivu na yenye mvuto wakipekee. Blue si rangi kali sana, lakini pia si rangi ya uzuni. Ni rangi inayotoa hisia ya ututifu na amani. Pili rangi ya blue hunikumbusha mambo mengi mazuri. Hunifanya nikumbuke anga la juu lenye mawingu meupe na bahari kubwa lenye mawimbi ya polepole. Mambo haya hunikumbusha uhuru, upana na mawazo na uzuri wa asili. Pia hunikumbusha utulivu na matumaini. Ninamiliki vitu kadhaa vya rangi ya blue. Kwa mfano, nina nguo kama shati na sweta za rangi hii. Pia nina pazia au shuka ya kitanda cha rangi ya blue. Vitu hivi hunifanya nijisikie vizuri na huru ninapo. Vitumia au kuviva. Rangi ya blue hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Ninapokuwa na mawazo mengi au msongu wa mawazo Uiona rangi hii hunisaidia kupumzika akili Pia hunipa hisia ya kujiamini na usalama Ninaiona rangi ya blue mara nyingi zaidi angani na kwenye maji kama vile baharini Pia ninaiona katika mavazi ya watu, majengo na magari katika maisha ya kila siku, rangi hii ipo karibu nasi kuliko tunavyo fikiria. Ninaipenda buluu kwa sababu hunikumbusha uzuri wa asili, hunipa utulivu wa moyo, na hunifanya nijisikie vizuri, rangi hii imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ina nafasi ya pekee moyoni mwangu.

Kushiriki katika jamii ni jambo la msingi kwa sababu usaidia kujenga mshikamano, kuleta maendeleo na kuboresha maisha ya watu wanaotu zunguka. Kwanza kabisa na shiriki katika shuguli za kijamii zina zofanyika katika mtaa au kijiji changu. Kwa mfano ushiriki katika shuguli za usafi wa mazigira kama kusafisha barabara, mitaro na maeneo ya wazi. Shuguli hizi usaidia kufanya mazigira yetu yawe safi na salama kwa hafya ya kila mtu. Pili, mimi ushiriki katika mikutano ya jamii. Ninapo udhuria mikutano ya mtaa, ninapata nafasi ya kusikiliza mawazo ya wengine na kutoa maoni yangu kuhusu maendeleo ya eneo letu. Mikutano hii usaidia wanainchi kushirikiana na fiongozi katika kutatua changamoto zinazo tukabili. Nina shiriki katika jamii kwa kusaidia watu wanao hitaji msaada. Hii inaweza kuwa kuwasaidia wazee, wangojo au watoto kwa kutoa msaada wa mda, chakula au ushauri. Hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Nina jitahidi kutoa elimu na kuamasisha wengine kuhusu masuala muhimu kama usafi, afya na amani. Nina popata nafasi wa amasisha fijana na watu wengine kuzigatia maandili mema, kuepuka vitendo viovu na kushirikiana kwa maendeleo ya jamii. Nashiriki katika shuguli za kidini au kijamii kuimarisha madili na mshikamano. Shuguli hizi unijenga kimaadili na unisaidia kuwa karibu zaidi na watu wa jamii yangu. Zaidi ya hayo, nina shiriki katika jamii kwa kudunisha amani na heshima. Ninaakikisha ninaeshimu watuwote kusuluisha mungogoro kwa hamani na kuepuka maneno au vitendo vinavyo weza kufunja umoja. Nina shiriki katika jamii yangu kupitia usafi wa mazigira, mikutano ya kijamii, kusaidia wa itaji, kutoa helimu na kudumisha hamani. Ninaamini kuwa jamii bora ujengwa na ushiriki wa kila mtu. Na kila mmoja ananafasi ya kuchangia maendeleo ya jamii yake.

Katia ugali au wali, vyote viwili ni vyakula maarufu sana katika jamii yetu na vina nafasi kubwa katika maisha ya kila siku ya watu wengi. Ata hivyo, kati ya wali na ugali, napenda zaidi kula ugali. Napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachoshiba sana. Ninapo kula ugali huisi nimeshiba kwa muda mrefu na kupata nguvu za kufanya kazi au masomo. Ugali hunipa nishati na hunifanya niwe nisiwe najaa haraka kama ilivyo kwa vyakula vingine. Ugali unakula na boga au kitoweo chochote. Unaweza kula ugali na boga, za majani, maaragwe, samaki, nyama au pia maziwa. Urahisi huu hunifanya nipende ugali zaidi kwa sababu unaendana na vyakula vingi vinavyo patikana kiurahisi katika jamii yetu. Ugali unanikumbusha utamaduni na maisha ya nyumbani. Mara nyingi ugali hupikwa nyumbani na familia ukaa pamoja kula. Hli hii unikumbusha umoja wa kifamilia upendo na mila zetu za kiafrika. Kwa hiyo, ugali sii chakula tu, bali pia ni sehemu ya utambulisho wetu. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa sipendi wali kabisa. Mi napenda pia kula wali hasa unapopikwa vizuri na kuambatana na mchuzi mzuri. Wali ni chakula laini na kizuri na mara nyingi huliwa kwenye sherehe, siku kuu au siku maalumu. Wali hunifanya nijisikie kama ni siku ya kipeke tofauti kubwa ninayoiona kati ya wali na ugali ni kwamba Ugali ni chakula cha kila siku ilihali, wali mara nyingi ni chakula cha mara kwa mara Ugali hupatikana kwa urahisi na garama yake ni nafuu kwa watu wengi Hii inaufanya ugali kuwa chakula muhimu sana katika jamii Kwa upande wa afya, ugali unatoa nguvu na huimarisha mwili. Hasa unapoliwa pamoja na mboga na protein. Kama chakula kingine chochote, ni muhimu kula kwa kiasi na kuchanganya na vyakula vingine ili kupata lishe bora. Ingawa napenda kula vyakula vyote viwili, napenda zaidi ugali kuliko wali. Manake unishibisha, hunipa nguvu na unanifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu wali ni mzuri lakini ugali unanafasi ya pekee moyoni mwangu.

Maktaba ni mahali muhimu sana kwa sababu hutusaidia kupata maarifa, kuongezwa, kuelewa na kukuza tabia ya kusoma. Kwa kawaida, mimi huenda maktaba mara mbili hadi tatu kwa wiki. Nimejipangia ratiba maalum ya kwenda maktaba kulingana na muda wangu wa masomo au kazi Kufanya hivyo hunisaidia kuwa na nidhamu ya kusoma na kutumia muda wangu vizuri. Kwanza kabisa, sababu kubwa inayofanya niende maktabani, mara kwa mara ni mazigira ya tulivu. Maktaba huwa na ukimya unaofaa kusoma na kufikiri. Tofauti na nyumbani au sehemu zenye kelele, maktaba hunipa nafasi ya kuzingatia masomo bila usumbufu. Maktaba unisaidia kupata vitabu na vyanzo vya maarifa ambavyo sirahisi kuvipata mahali pengine. Ninapoitaji kusoma vitabu vya masomo, kufanya utafiti na au kuandaa kazi. Maktaba unipa uhuru wa kuchagua vitabu mbalimbali vinavyohusiana na mada ninayosoma. Ninapenda kuenda maktaba ni kwa sababu unijengea tabia ya kujisomea. Ninapo kuenda mara kwa mara usoma kwa mpangilio na kwa nidhamu Tabia hii hunisaidia kuboresha matukio yangu ya masomo na kuongeza uwelewa wangu Wakati mwingine, maktaba hunipa fursa ya kujifunza pamoja na wengine Ninapo kutana na wanafunzi au watu wengine maktabani Tunaweza kubadilishana mawazo au kusaidiana kuelewa mada fulani Ushirikiano huu unifanya ni jifunze zaidi Hata hivyo, kuna nyakati ambazo siendi maktaba ni mara nyingi Hasa ninapokua na shughuli nyingi au nikiwa mbali na maktaba Katika hali hiyo, ujaribu kusoma nyumbani au kutumia rasilimari za mitandao Lakini bado naona maktaba hua mahali bora zaidi pakusoma Ninaenda maktabani marambili hadi tatu kwa wiki kwa sababu inanisaidia kusoma kwa utulivu, kupata vitabu na kujenga tabia zuri ya kujifunza. Ninaamini kuwa maktaba ni hazina ya maarifa na kila mtu anapaswa kuitumia kadri hawezavyo.

Napenda kusoma vitabu vya ajabu. Napenda vitabu hizi kwa sababu hunisaidia kutumia mawazo yangu kwa kina na kuniondoa kwa mda katika matatizo ya maisha ya kila siku. Ninapo soma vitabu vya ainahii. Mimihuisi kama nimesafiri kuenda, ulimwengu mwingine kabisa. Kwanza kabisa napenda vitabu vya ajabu kwa sababu huongeza ubunifu na fikra. Hadithi za ajabu mara nyingi huwa na wahusika wakipeke, matukio ya sio ya kawaida na mazigira ya kufiki ku kufikirika. Aya hunifanya kufikiri kwanjia tofauti na kupanua uwezo wangu wakuwaza. Vitabu vya ajabu hutoa burudani na msisimuko. Handithi nyingi huwa ni huwa nasiri, mapambano na matukio ya sio tabirika. Hii unifanya niendelee kusoma kwa hamu kubwa ili kujua ni nita kitakachofuata. Kusoma kwa namna hii hunipafuraha na burudani ya kweli. Vitabu vya ajabu vina ujumbe muhimu wa maisha. Ingawa hadithi zinaonekana za kufikirika, mara nyingi hufundisha madili kama ujasiri, uaminifu, upendo na kushinda hofu. Kupitia wahusika wa vitabu hivi, hujifunza jinsi ya kukambiliana na changamoto katika maisha halisi. Napenda vitabu vya ajabu kwa sababu mina nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine ninapokuwa na mawazo mengi hau msongo wa kazi na masomo. Kusoma kitabu cha ajabu hunifanya nipumzike na kusahu shida kwa mda. Hata hivyo, napenda kusoma vitabu vya haina mbalimbali. Sivya hajabu pekee, ninasoma pia vitabu fya kielimu na fya kihistoria. Lakini vitabu fya hajabu vina nafasi ya kipekee kwa sababu hunipa huru wa kufikiria bila mipaka. Napenda vitabu fya hajabu kwa sababu huniongeza ubunifu, kuniburudisha, unifundisha madili, na pia unipa utulifu kwa akili. Ninaamini kuwa kusoma vitabu fya aina ii na njia zuri ya kukuza mawazo na kufurahiya kusoma.

Katika dunia ya leo, habari hupatikana kwa njia mbalimbali. Lakini njia kuu mbili ni kupitia magazeti ya karatasi na habari mtandaoni. Kati ya njia hizi mbili, mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Kwanza kabisa napendelea habari mtandaoni kwa sababu zinapatikana kwa haraka sana. Kwa kutumia simu au kompyuta, ninaweza kupata habari wakati wowote na mahali popote. Si lazima nisubiri gazeti la kesho. Habari mtandaoni hutolewa mara moja zinapotokea. Habari mtandaoni zinatoa taarifa za aina mbalimbali naweza kusoma habari za ndani kimaitaifa, michezo, uchumi, afya na burudani katika tovuti moja au programu moja. Pia naweza kuchagua habari ninazozipenda zaidi kulingana na mahitaji yangu. Napendelea habari mtandaoni kwa sababu nirahisi kuhifadhi na kushiriki. Ninaweza kuhifadhi makala muhimu au kuzishikirikisha marafiki kupitia mitandao ya kijamii. Hii hunifanya nijifunze na pia kuwahabarisha wengine kwa urahisi. Habaari mtandaoni husaidia kuokoa karatasi na kulinda mazigira. Kwa kusoma, habari mtandaoni, badala ya magazeti ya karatasi, tunapunguza ukataji wa miti na taka za karatasi. Hili ni jambo muhimu kwa uhufadhi wa mazigira. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa magazeti ya karatasi hayana faida. Magazeti yana mvuto wake. Kusoma gazeti mikononi hunipa utulivu na umakini zaidi Pia magazeti mara nyingi huwa na makala zilizochambuliwa kwa kina Kwa hiyo, wakati mwingine kusoma pia gazeti hasa nikiwa na muda wa kutosha tofauti kubwa ninayoiona kati ya hizi mbili ni kwamba habari mtandaoni ni za haraka na rahisi Ilihali magazeti ni ya kina na ya kitamaduni zaidi Kila njia ina umuhimu wake kulingana na hali na upendeleo wa mtu ingawa napenda magazeti ya karatasi Napenda zaidi kusoma habari mtandaoni Kwa sababu ya urahisi, kasi na upatikanaji wake Ninaamini ya kuwa njia zote mbili ni muhimu na mtu anaweza kuchagua kulingana na mahitaji yake.

Kazi za dharura mara nyingi huja bila kutarajiwa na uhitaji maamuzi ya haraka, umakini na uwajibikaji mkubwa. Kwanza kabisa, ninapokutana na kazi ya dharura hubaki mtulivu. Najua kuwa wasiwasi au hofu vinaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Kwa hiyo, hujaribu kupumua kwa kina na kujipanga haraka kabla ya kazi kushugulikia tatizo. Utulivu hunisaidia kufikiri vizuri na kuchukua hatua sahihi Pili, hutambua kipaumbele cha kazi hiyo. Si kazi zote zina uzito sawa. Hivyo, hujitahidi kuelewa ni kazi ipi na ni ya haraka zaidi na ina hadhari kubwa. Baada ya hapo, huweka pembeni kazi zisizo za dharura ili kujikita katika kazi inayohitaji kushugulikiwa mara moja. Ninajitahidi kukusanya taarifa muhimu haraka. Ninatafuta kuelewa chanzo cha tatizo, watu wanaohusika na raslimali zinazohitajika ili kulitatua. Kupata taarifa sahihi hunisaidia kuchukua hatua kwa uhakika na kuepuka makosa. Pia ushirikiano na wenzangu pale inapohitajika. Kazi nyingi za dharura haziwezi kufanyika na mtu mmoja pekee. Ninawasiliana haraka na wenzangu au viongozi wangu ili tushirikiane na kugawana majukumu. Ushirikiano huongeza kasi na ufanisi wa utatuzi wa tatizo Ninapo chukua hatua za kutatua kazi za dharura huweka mawasiliano wazi Ninahakikisha kuwa watu wanaohusika wanafamu kinachoendelea na hatua zinazochukuliwa mawasiliano mazuri hupanguza mkanganyiko na hujenga amani Baada ya dharura kumalizika hufanya tathmini hujiuliza nini kilifanyika vizuri na nini kingeweza kufanywa kwa njia bora zaidi. Tathmini hii hunisaidia kujifunza na kuwa tayari endapo hali kama hiyo itatokea tena. Kwa kumalizia ninashugulikia kazi za dharura kwa kubaki mtulivu, kuweka vipaumbele, kukusanya taarifa, kushirikiana na wengine na kujifunza kutokana na uzoefu. Ninaamini kuwa uwezo wakushugulikia kazi za Dharurs ni vizuri ni sifa muhimu sana kwa mfanyi kazi ya yoto.

Mwanga unamchango mkubwa katika jinsi tunafio jisikia, tunafio fanya kazi na hata hafya ya macho na akili. Kwaupande wangu napendelea zaidi mwanga wakati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wakati ni ule ambao si mkali kupita kiasi, wala si afifu sana. Uhu unifanya nijisikie fizuri na huru katika mazigira bali mbali. Kwanza kabisa napendelea mwanga wakati kwa sababu au choshi macho Mwanga mkali sana unaweza kusababisha maumifu ya macho, kuchoka au hata maumifu ya kichwa Mwanga wakati unisaidia kufanya kazi, kusoma au kuangalia telefisheni bila kusubuliwa Mwanga wakati ulete utulifu waakili Ninapo kuwa katika chumba chenye muanga wakati huisi nipo katika mazigira tulifu na ya kupumzika. Hii ni muhimu hasa bahada ya siku ndefu ya kazi au masoma. Mwanga wakati unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napendelea mwanga wakati kwa sababu unaendana na shuguli nyingi. Unaweza kufanya kazi, kusoma au kupumzika bila kubadilisha mazigira. Mwanga huu pia ufaa kwa familia au ofisi kwa sababu au wasubui watu tofauti waliopo katika chumba kimoja. Hata hivyo, ninafahamu kuwa mwanga mkali unafaida zake pia. Kwa mfano, mwanga mkali ni mzuri wakati wakusoma kwa mda mfupi. Kufanya kazi zinazo itaji umakini mkubwa au hospitalinia. Lakini kwa matumizi ya kila siku. Mwanga mkali sana unaweza kuwa usumbufu. Napendelea mwanga wakati kwa sababu uokoanishati. Maranyingi mwanga wakati utumia umeme kidogo ukilinganisha na mwanga mkali sana. Hii usaidia kupunguza garama za umemo na kulinda mazigira. Kwa jumla, mwanga wakati unifanya nijisikie vizuri zaidi kimwili na kiakili. Unisaidia kuwa na umakini bila kuchoka na unipa mazigira mazuri ya kufanya shuguli za kila siku. Kwa kumalizia igawa mwanga mkali una umuimu wake katika hali fulani na pendelea zaidi mwanga wakati. Kwa sababu ni rafiki kwa macho, uleta utulifu na unafaa kwa matumizi ya kila siku.

Mazigira ya kazi yana mchango mkubwa katika utendaji, furaha na mafanikio ya mfanyakazi. Nikifanya kazi katika mazigira mazuri, huwa na motisha na hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Napendelea mazigira ya kazi yenye utulifu na heshima. Napenda kufanya kazi mahali ambapo watu wanaheshimiana, wanawasiliana vizuri na kushirikiana kama timu. Eshima hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kunipa moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Napendelea mazigira ya kazi yaliyopangwa na safi. Mahali pa kazi panapokuwa safi na penye mpangilio mzuri hunisaidia kuzigatia kazi yangu bila usumbufu. Mpangilio mzuri pia upunguza kupoteza muda na usaidia kazi kufanyika kwa haraka. Napendelea mazigira ya kazi yanayoamasisha ushirikiano. Napenda kufanya kazi na watu wanaoasaidiana wanabadilishiana mawazo na wako tayari kusaidia pale panapo itajika. Ushirikiano huongeza ubunifu na usaidia kufikiria malengo kwa pamoja. Napendelea mazigira ya kazi yanayotoa fursa ya kujifunza na kukua. Napendelea maali ambapo naweza kujifunza ujuzi mpya kupokea mafuzo na kupata mahoni ya kujenga kutoka kwa wakubwa au wezangu. Mazigira haya hunisaidia kuporesha uwezo wangu na kukuza taaluma yangu. Pia napendelea mazigira ya kazi yenye mawasiliano wazi napenda kujua nini kinatarajiwa kwangu. Malengo ya kazi na mabadiliko yoyote yanayotokea. Mawasiliano wazi hupunguza mkanganyiko na ujenga uaminifu kazini Napendelea mazigira ya kazi yanayojali hafya na ustawi wa wafanyikazi ili ni pamoja na usalama kazini, muda wa o kupumzika na uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi Mufanyakazi anapokuwa na hafya jema ufanya kazi kwa bidii zaidi Napendelea mazigira ya kazi yenye heshma, utulifu, usafi, ushirikiano, fursa ya kujifunza na mawasiliano mazuri Ninaamini kuwa mazigira mazuri ya kazi, uchangia mafanikio ya mfanyakazi na kampuni kwa ujumla.

Kuwakaribisha wafanyi kazi wapya vizuri ni jambo la msingi kwa sababu huwafanya wajisikie salama kudhaminiwa na kuwa sehemu ya timu tangu siku ya kwanza. Ninapokutana na mfanya kazi mpya huanza kwa kumsalimia kwa heshima na tabasamu. Salamu zuri humsaidia kuondoa wasiwasi na hofu aliyokuwa nayo siku ya kwanza kazini. Pia, hujitambulisha na kumjulisha jukumu langu ili ajisikie huru kuniuliza maswali. Pia, humtambulisha mfanyikazi mpya kwa wenzake wa kazi. Hii, humsaidia kuwafahamu watu atakao fanya nao kazi na kujenga mahusiano ya mwanzo. Kumjua kila mtu mapema, humsaidia mfanya kazi mpya kuzoea mazingira ya kazi kwa haraka. Ninajitahidi kumueleza mazingira na utamaduni wa kazi, kumueleza kuhusu utaratibu za kazi, muda wa kazi, maadili ya kampuni na matarajio ya jumla. Maelezo haya humsaidia kuelewa jinsi mambo yanavyo fanyika na kuepuka kuchanganyikiwa. Humuonyesha maeneo muhimu ya kazi kama ofisi, choo, sehemu za kupumizikia na vifaa anavyotakiwa kutumia. Ufahamu mazigira humsaidia kujisikia kama yupo mahali pake na si mgeni. Pia ninajitahidi kutoa msaada na mwongozo katika siku za mwanzo kumwambia kuwa yuko huru kuuliza maswali au kuomba msamaha msaada wakati wa wote. Pia humhakikishia kuwa makosa madogo ni sehemu ya kujifunza na hakuna haja ya kuogopa. Zaidi ya hayo, pia hujaribu kufuatilia maendeleo yake baada ya siku chache au wiki. Kuuliza kama anaelewa majukumu yake, vizuri au anakutana na changamoto zozote. Hii umfanya ajisikie anajaliwa na kuthaminiwa. Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa salamu nzuri, utambulisho, maelezo ya kazi, msaada na mawasiliano mazuri. Naamini kuwa mwanzo mzuri hujenga mfanyikazi mwenye motisha na huimarisha mafanikio ya timu kwa ujumla.

Kwanza kabisa, ningepata fursa ya kusafiri na kutembelea mji wowote duniani, ningependa sana kutembelea mji wa Dubai. Dubai ni mji uliopo katika umoja wa Falme za Kiarabu na umejulikana sana duniani kwa maendeleo yake makubwa, majengo, marefu na maisha ya kisasa. Ninapenda kutembelea Dubai kwa sababu ni mji wa kisasa sana. Kuna majengo marefu ya kuvutia kuvutia kama badge khalifa ambalo ni jengo refu zaidi duniani Ningependa kuliona kwa macho yangu na kupanda juu ili kuona mji mzima kutoka juu majengo haya hunionyesha jinsi binadamu anaweza kutumia ubunifu na teknolojia kujenga vitu vya ajabu Dubai inanivutia kwa sababu inamchanganyiko wa tamaduni watu kutoka nchi mbalimbali duniani wanaishi na kufanya kazi huko. Ningependa kukutana na watu watamaduni tofauti, kusikia lugha mbalimbali na kujifunza namna watu wanavyoishi pamoja kwa amani. Ingeniongezea maarifa na kunifanya niwe na mtazamo mpana wa maisha. Ningependa kutembelea Dubai kwa sababu ya fursa za biashara na maendeleo. Dubai ni mji wa biashara na uwekezaji. Ningependa kujifunza jinsi wanavyopanga biashara zao, usimamizi wa miji na huduma kwa wanainchi na wakenya Hili linaweza kunisaidia kupata mawazo mapya ya maendeleo katika maisha yangu. Dubai inanivutia kwa sababu ya vivutio vya utalii. Kuna fukwe zuri majangwa ya kuvutia hoteli za kisasa na maduka makubwa ya kisasa. Ningependa kujaribu safari ya jangwani kupanda ngamia na kuona vyakula vyao vya asili. Haya yote yangenipa uzoefu mpya na wa kukumbukwa. Zaidi ya hayo ningependa kutembelea Dubai kwa sababu inanipa motisha. Kuona jinsi mji huo unavyokuwa kutoka jangwani hadi kuwa miongoni mwa miji maarufu duniani kunanifanya niamue kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yangu ni mfano mzuri wa mafanikio kupitia maono na nidhamu Dubai ina maendeleo yake tamaduni mbalimbali fursa za kujifunza na vivutio vya utali Ninaamini kuwa safari hiyo ingenipa maarifa, furaha na motisha kubwa katika maisha yangu.

Watu hutofautiana kulingana na mahali wanavyopendelea kufanya manunuzi kama vile sokoni, madukani au mtandaoni kwa upande wangu napenda kununua vitu sokoni na kwenye maduka makubwa. Ingawa wakati mwingine hununua pia, mtandaoni, napenda sokoni kwa sababu bidhaa nyingi hupatikana kwa bei nafuu na kuna uhuru wa kuchagua na kujadiliana bei. Napenda kununua sokoni kwa sababu bidhaa huwa freshi, hasa vyakula kama mboga, matunda na nafaka. Pia napenda kuzungumza na wauzaji, kuuliza maswali na kuchagua bidhaa kwa macho yangu mwenyewe. Hii hunifanya nijisikie nimeridhika zaidi na kile ninachonunua. Pili, ninapenda maduka makubwa kwa sababu yamepangwa vizuri na ni safi. Bidhaa nyingi hupatikana sehemu moja, hivi hunisaidia kuokoa muda. Pia kuna bei zilizo wekwa wazi jambo linalo rahisisha kupanga bajeti yangu. Wakati mwingine napenda ku vitu kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka. Nikiwa nyumbani ninaweza kuagiza bidhaa kupitia simu au kompyuta. Njia ni nzuri hasa kwa vitu kama nguo vifaa vya kielektroniki au vitabu. Hata hivyo, mimi hununua mtandaoni kwa tahadhari kuhakikisha ninanunua kwenye tovuti zinazo aminika na kusoma maoni ya wateja wengi kabla ya kufanya manunuzi Hii hunisaidia kuepuka hasara au udanganyifu Napenda kununua katika maeneo niliyoyazoea kwa sababu hunipa na amani na uaminifu Nikimjua muuzaji au duka fulani, najua nitapata bidhaa bora na huduma zaidi. Uaminifu ni jambo muhimu sana katika manunuzi. Napenda kununua sokoni, maduka makubwa, na wakati mwingine mtandaoni kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji. Kila mahali pana faida zake, na mimi huchagua kulingana na urahisi, bei na ubora wa bidhaa.

Michezo ni sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi kwa sababu huleta burudani, umoja na furaha. Kila mtu huwa na timu anayoipenda kulingani na historia, wachezaji au mafanikio ya timu hiyo. Kwa upande wangu, timu ni nayoifuata zaidi ni Simba Sports Club. Simba ni timu maarufu sana njini Tanzania na ata Afrika mashariki. Nimekuwa nikiifuata timu hii kwa muda murefu na imekuwa sehemu ya furaha yangu hasa wakati wa mechi. Kwanza kabisa napenda simba kwa sababu ina historia ndefu na mafanikio mengi. Timu hii imekuwa ikishinda makombe vikombe mingi ya ligi na mashindano mbali mbali. Mafanikio haya hunifanya nijivunie na kunipa hamasa ya kuendelea kuiunga mkono. Pili napenda simba kwa sababu ya mashambiki wake na wenye umoja, washambiki wake wengi na wenye umoja. Mashambiki wa simba huonyesha upendo mkubwa kwa timu yao. Iwe wanashinda au wanapoteza, umoja huu unifundisha umuhimu wa kusimama pamoja katika nyakati zote. Napenda kufuatilia simba kwa sababu ya wachezaji wake wenye vipaji. Timu imewahikuwa na wachezaji maarufu na wenye uwezo mkubwa. Kuangalia wakicheza hunifurahisha na kunipa burudani ya hali ya juu. Simba pia hunifundisha uvumilifu na subira. Sio kila mechi wanashinda. Lakini huendelea kupambana hadimwisho. Hili unikumbusha kuwa katika maisha mafanikio huja baada ya juhudi na kutokata tamaa. Kufuatilia timu yangu kuna nisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Nina potazama mechi, mii husau kwa muda changamoto za kila siku na kujikita katika michezo. Naifuata Simba Sports Club kwa sababu ya historia yake, mafanikio, mashabiki wake na mafunzo ya maisha ninayo jifunza kupitia mchezo. Kuifuata timu hii hunipafuraha na kunifanya nijiskie sehemu ya jamii kubwa ya mashambiki.

Ndiyo, nimeanza kuvaa miwani kwa sababu ya kuboresha uwezo wa kuona, haswa ninaposoma, kuandika, au kutumia simu na kompyuta. Miwani hunisaidia kuona maandishi na vitu kwa uwazi zaidi bila kuchoka macho. Kuvaa miwani kumenisaidia sana katika maisha ya kila siku. Kabla sijavaa nilikuwa napata maumivu ya macho na wakati mwingine maumivu ya kichwa. Baada ya kuanza kuvaa miwani, hali hiyo imepungua na ninaweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Ninapenda miwani kwa sababu huongeza kujiamini kuna miwani ya aina na mitindo tofauti. Nikichagua inayofaa uso wangu. Mimi hunifanya nijisikia vizuri zaidi. Kwa hivyo miwani si kwa ajili ya afya ya macho tu, bali pia ni sehemu ya muonekano wangu. Kuvaa miwani ni jambo muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kuona vizuri, kulinda macho na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi.

Kila mtu huwa na kitu fulani cha dhamani kwake, na thamani hiyo inaweza kuwa ya kifedha au ya kihisia. Ninahifadhi kitu cha dhamani, hiyo ni ukweli, kitu hicho si lazima kiwe cha gharama kubwa sana. Bali kina dhamani kubwa kwangu binafsi, kitu ninacho kiifadhi ni kumbukumbu muhimu za maisha yangu. Kama vile nyaraka, picha za familia na vitu vinavyonikumbusha mafanikio au watu ninaowapenda Ninaifadhi vitu vya dhamani kwa sababu vina wakilisha historia na utambulisho wangu picha za zamani hunikumbusha safari ya maisha yangu Changamoto nilizozipitia na furaha niliyopata vitu hivi hunifanya nijisikie karibu na familia yangu na maisha yangu ya zamani. Ninaweka vitu vya dhamani mahali salama. Vitu kama nyaraka muhimu huwekwa kwenye bahasha au saduku maalumu ili visiharibike au kupotea. Kufanya hivyo hunipa amani ya moyo kwa sababu najua vitu vyangu vipo salama. Kuifadhi vitu vya dhamani unifundisha nidhamu na uwajibika aje. Ninapojua kuwa nina kitu muhimu cha kulinda, hujifunza kuwa makini na kupanga vizuri. Ili hunisaidia ata katika mambo mengine ya maisha yangu kama kazi ya masomo. Baadhi ya vitu vya dhamani nilivyonavyo vina dhamani ya kihisia kuliko ya fedha. Kwa mfano zawadi kutoka kwa mzazi au rafiki wa karibu inaweza isiwe ya gharama kubwa. Lakini ina maana kubwa sana kwangu vitu kama hivyo hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa Ninaamini kuwa hifadhi kuifadhi vitu vya dhamani ni njia ya kuonyesha shukran Kwa kuvihifadhi vizuri ninaonyesha kuwa nina vidhamini na ninavijali Hii pia hunifundisha kutoharibu au kupuuza vitu muhimu katika maisha Ninahifadhi kitu cha dhamani kwa sababu kina niwakilisha, kinanipa kumbukumbu zuri na kinanifundisha umuhimu wa uwajibikaji. Kuifadhi vitu vya dhamani hunipa amani ya moyo na unikumbusha mambo muhimu katika maisha yangu.

Kila mtu ana upendeleo wake kulingana na tabiya, kazi na hali ya maisha. Kwa upande wangu, ninapendelea zaidi mahali pa kimya kuliko mahali pa kelele. Napendelea mahali pa kimya kwa sababu unisaidia kufikiria vizuri. Ninapokuwa mahali pasipo na kelele nyingi. Akili yangu hua huru na naweza kupanga mawazo yangu vizuri. Hii ni muhimu sana ninapokuwa na soma, nafanya kazi, au ninafikiria maamuzi muhimu ya maisha. Mahali pa kimya hunipa amani ya moyo, kelele nyingi zinaweza kusababisha msongo wa mawazo na kuchoka haraka. Lakini nikikaa mahali tulivu nahisi utulivu na raha. Utulivu hunifanya nijisikie nipo salama na ninaweza kupumzika vizuri baada ya siku mdefu ya kazi au masomo. Napendelea mahali pa kimya kwa sababu unisaidia kufanya kazi kufanisi zaidi. Kelele zinaweza kunivuruga na kunifanya nipoteze umakini. Kwa mfano, kama niko ofisini au nyumbani, nikifanya kazi na pendelea mazigira yenye. Kelele ndogo ili niweze kumaliza kazi zangu kwa wakati na kwa ubora mzuri ninaelewa kuwa mahali pa kelele pia kuna faida zake Kwa mfano kwenye sheree, michezo au tamasha kelele uleta furaha na musisimko Wakati mwingine napenda kuwa mahali penye kelele kidogo ili kujiburudisha na kusahau mawazo ya kila siku Lakini hali hii huwa ya muda mfupi. Mahali pa kimya hunisaidia pia kiafya. Utulivu husaidia kupunguza shinikizo la mawazo na huchangia usingizi mzuri. Usingizi mzuri unifanya niamke nikiwa na nguvu na tayari kwa shuguliza siku inayofuata. Napenda mahali pa kimya kwa sababu hunipa nafasi ya kujitafakari katika ukimya na weza kujiuliza maswali, muhimu, kusu maisha yangu, malengo yangu na mipango yangu ya baadaye. Ukimya hunisaidia kujijua zaidi na kuboresha tabya zangu. Ingawa mahali pa kelele panafaa kuwa kwa burudani na mikusanyiko ya kijamii na pendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunipa utulivu, umakini na amani ya moyo. Ninaamini kuwa na muda wa ukaa katika mazingira tulivu ni jambo muhimu sana kwa maisha bora na yenye afya.

Kupanda milima ni shughuli inayohusisha matembezi kwenye maeneo yenye mwinuko, iwe ni milima mikubwa au vilima ndogo. Ni shughuli inayohitaji nguvu, subira na moyo wa kujituma. Napenda kupanda milima napenda shughuli hii kwa sababu inanisaidia kimwili na kiakili. Ninapopanda mlima nahisi kama ninajipa changamoto binafsi na kujifunza kuvumilia hadi kufikia kilele. Hii hunifanya nijivunie nafsi yangu. Kwanza kabisa napenda kupanda milima kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili. Kupanda milima huimarisha misuli ya miguu, mikono na mwili mzima kwa ujumla. Pia hunisaidia kuwa na pumzi zuri na afya jema. Baada ya kupanda mlima, uhisi nimechoka lakini nimeridhika. Pili, kupanda milima hunipa utulivu wa akili. Mara nyingi milima ipo mbali na kelele za miji. Ninapokua juu ya mlima napata hewa safi, madhari zuri na ukimya unaonifanya nipumzike kiakili. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Napenda kupanda milima kwa sababu hunifundisha subira na uvumilivu. Kupanda mlima si rahisi, wakati mwingine njia hua ngumu na ndefu. Lakini unapoendelea hatua kwa hatua, hatimae unafika kileleni. Hili hunifundisha kuwa katika maisha ya mafanikio yanaitaji juhudi na kutokata tamaa. Kupanda milima hunipa fursa ya kufurahia mazingira ya asili. Ninapenda kuona miti, wanyama wadogo, mawe na mandhari ya kuvutia. Kua karibu na mazingira, hunifanya nijali zaidi uhifadhi wa mazingira na kuthamini uzuri wa asili. Zaidi ya hayo, kupanda milima hunisaidia kujenga mahusiano wakati mwingine uhpanda milima na marafiki au familia. Tunasaidiana njiani tunahimizana na kufurahia mafanikio ya kufika kileleni pamoja. Hii huimarisha urafiki na mshikamano. Hata hivyo, ninajua kuwa kupanda mlima kunahitaji taadhari na maandalizi. Ni muhimu kuvaa mavazi sahihi, kubeba maji na kuhakikisha usalama kabla ya kuanza safari. Kufanya hivyo, hunifanya nipande milima kwa usalama na furaha. Napenda kupanda milima kwa sababu hunipa afya jema, utulivu wa akili, mafunzo ya maisha na furaha ya kufurahia mazingira ya asili. Ni shughuli ninayoiona kuwa muhimu na yenye manufaa katika maisha yangu.

Katika dunia ya leo, simu za mkononi zimekua sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Na watu wengi sasa hununua bidhaa na huduma kwa kutumia simu. Ninanunua vitu kwa kutumia simu ingawa sifanyi hivyo kila mara. Teknolojia imenifanya maisha imefanya maisha yawe rahisi zaidi na kununua kwa kutumia simu ni mojawapo ya faida zake kubwa. Kwanza kabisa, napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Nikiwa nyumbani au kazini naweza kuangalia bidhaa, kulinganisha bei na kuangiza bila kuenda sokoni au dukani. Hii hunisaidia hasa ninapokuwa na shughuli nyingi. Pili kununua kwa kutumia simu hunipa chaguo nyingi. Kupitia programu au tofuti mbalimbali ninaweza kuona bidhaa kutoka sehemu tofauti na kuchagua ile ninayoipenda zaidi. Pia ninaweza kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Jambo linalo nisaidia kununua kwa busara. Pia kununua kwa kutumia simu huniwezesha kulipa kwa urahisi. Kuna njia mbalibali za malipo kama pesa za simu, kadi za benki au uamisho wa fedha. Njia hizi ni salama na rahisi na hunifanya nijisikie huru, kufanya manunuzi bila kubeba pesa taslimu. Kununua kwa kutumia simu hunisaidia kupanga bajeti. Ninaweza kufuatilia matumizi yangu kupitia historia ya manunuzi na kuona ni kiasi gani nimetumia. Hii hunisaidia kuthibiti matumizi na kuepuka kununua vitu visivyo vya lazima. Hata hivyo, ninapotumia simu kununua vitu huchukua taadhari. Mimi huhakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji wanao aminika, kulinda tarifa zangu binafsi na kuepuka matapeli. Taadhari hizi ni muimu ili kuepuka hasara. Pia kuna wakati napendelea kununua dukani au sokoni. Hasa kwa bidhaa kama chakula au nguo ili niweze kuziona na kuziguza kabla ya kununua. Hivyo kununua kwa kutumia simu ni njia moja mojawapo tu miongoni mwa nyingine. Hivyo basi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na inaendana na maisha ya kisasa. Hata hivyo, mimi hutumia njia hii kwa busara na taadhari ili kuhakikisha ninapata bidhaa, bora na salama.

Gitaa ni ala ya mziki inayopendwa na watu wengi duniani kwa sababu ya sauti yake nzuri na uwezo wake wa kuambatana na nyimbo mbali mbali. Ndio, nimewahi kujifunza kupiga gitaa ingawa sikuwa mtaalamu sana. Nilianza kujifunza kupiga gitaa kwa sababu nilipenda sana mziki na nilivutiwa na watu waliokuwa wanapiga gitaa na kuimba. Niliona kuwa gitaa ni ala inayoweza kuleta furaha na kuunganisha watu. Nilianza kujifunza kupiga gitaa kwa kujituma mwenyewe. Nilijifunza baadhi ya misingi kupitia video na maelekezo rahisi kutoka kwa watu waliokuwa na uzoefu. Mwanzoni haikuwa rahisi kwa sababu nilikuwa napata maumivu ya vidole na wakati mwingine nilikosea mpangilio wa noti. Hata hivyo, sikukata tamaa Nilijifunza kupiga gitaa kulinifundisha subira na nidhamu Nilielewa kuwa ili kufanikiwa Nilihitaji kufanya mazoezi mara kwa mara Kila siku nilijitahidi kujifuza chode mpya au wimbo mmoja mdogo hatua kwa hatua, nilianza kuona maendeleo kupiga gitaa kulinilewezesha kujieleza Nilipokuwa nikipiga gitaa. Nilihisi kama ninaweza kutoa hisia zangu kupitia mziki. Ilikuwa njia zuri ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au masomo. Kujifunza gitaa kuliongeza kujiamini kwangu. Nilipoweza kupiga wimbo mbele ya marafiki au familia. Nilijisikia fahari. Ingawa sikufikia kiwango cha juu. Nilifurahia safari ya kujifunza zaidi ya matokeo. Hata hivyo, kutokana na majukumu mengine ya maisha, sikuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara, sikuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara, na ujuzi wangu ulipungua kidogo. Lakini, bado nina hamu ya kuendelea kujifunza siku zijazo. Kwa sababu mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu, nikimalizia nimejifunza kupiga gitaa na uzoefu huo ulikuwa mzuri na wakujifunza mengi. Ulinifundisha subira, kujituma na umuhimu wa kufuata kipaji chako. Ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kujaribu kujifunza katika kipya kinachompendeza.

Wakati ninapo itaji msaada kazini, jambo la kwanza nifanyalo ni kutambua tatizo vizuri. Ninajiuliza kama ni jambo ninaloweza kulitatua mwenyewe kwa kutumia maarifa, uzoefu au rasilimali nilizonazo. Hii ni muhimu kwa sababu inaonyesha uwajibikaji na juhudi binafsi kabla ya kuomba msaada. Iwapo nitagundua kuwa tatizo linahitaji msaada wa mtu mwingine, siongopi kuomba msaada, ninaamini kuomba msaada si udhaifu, bali ni ishara ya hekima na ushirikiano, na ushirikiano kazini. Kawaida namuendea mfanyikazi mwenzangu au msimamizi wangu kutegemea na aina ya tatizo. Nafanya hivyo kwa heshima na kwa kueleza wazi ni sehemu gani hasa ninayohitaji msaada. Pia ninahakikisha kuwa ninaanda maswali yangu vizuri kabla ya kuomba msaada. Badala ya kusema tuu sielewi, ninaeleza nilicho jaribu kufanya na nilipokwama. Hii humsaidia anayenisaidia kuelewa tatizo kwa haraka na kunipa mwongozo sahihi. Wakati ninapopata msaada nasikiliza kwa makini na kuchukua maelezo au kujifunza hatua zinazohitajika. Lengo langu tu si tu kutatua tatizo la wakati huo, bali pia kujifunza ili nisipate tatizo hilo tena siku zijazo. Baada ya hapo, ninajaribu kutumia nilicho jifunza kwa vitendo. Zaidi ya hayo, ninaamini katika kazi ya timu. Ikiwa tatizo linahusisha watu wengi, napendekeza majadiliano ya pamoja ili tupate suluhisho bora. Hii hujwnga mahusiano mazuri kazini na huongeza ufanisi wa kazi. Mwisho kabisa baada ya kupata msaada na shukuru. Kushukuru huonyesha heshima na kudhamini mchango wa wengine. Pia hunijengea taswira zuri kama mfanyikazi anayejua kushirikiana na kujifunza. Ninapoitaji msaada kazini na tumia mchanganyiko wa jitihada na binafsi, mawasiliano mazuri, ushirikiano na nia ya kujifunza. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kukua kitaaluma katika mahali ninapofanya kazi.

Nina weza kusema kuwa napenda vyote viwili, lakini kila kimoja kinanafasi na faida zake kulingana na mazigira na haina ya kazi ninayofanya. Kwanza napenda kuandika kwa mkono, asa ninapojifunza jambo jipya au ninapoitaji kukumbuka vizuri. Kuandika kwa mkono unisaidia kufikiri kwa kina, kupanga mawazo na kukumbuka taarifa kwa uraisi zaidi. Pia hunipa uhuru wa kuchora michoro, mishale au kuandika haraka bila kujali mpangilio. Kwa mfano, darasani au kwenye kikao cha mawazo. Kuandika kwa mkono unisaidia kuzigatia zaidi na kupunguza usumbufu. Hata hivyo, kwa upande wa kuandika kwa kompyuta na penda zaidi kwa sababu ya uraisi na kasi. Kuandika kwa kompyuta uniruusu kuhariri maandishi haraka, kurekebisha makosa bila shida, na kupanga taarifa kwa usafi na mpangilio mzuri. Pia ni raisi kuhifadhi na kushiriki kazi na wengine kwa barua pepe au mfumo ya mtandaone. Katika mazigira ya kazi, kuandika kwa kompyuta uokoa mda na uongeza ufanisi. Zaidi ya hayo, kompyuta hunipa uwezo wakutumia zana mbalimbali kama vile ukaguzi watahajia, tafiti za haraka na programu za kuandaa kazi. Hii ni muhimu sana asa katika ripoti, insha au nyaraka rasmi zinazoitaji ubora wajuu. Hata hivyo, naamini kuwa usawa ni jambo muhimu. Kuna nyakati ambapo kuandika kwa mkono kunafaa zaidi. Na nyakati ambapo, kompyuta ni changuo bora. Kwa mfano, naweza kuanza kwa kuandika mawazo kwa mkono. Kisha nitakaya mi malizia kwenye kompyuta kwa maandishi rasmi. Siwezi kusema napenda kimoja tu. Kuandika kwa mkono unisaidia kufikiri na kujifonza. Uku kuandika kwa kompyuta unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa hiyo, napenda kutumia njia zote mbili kulingana na maitaji ya kazi au masomo niliopo nayo. Lakini, kuandika kukombiuta, kwa sasa ni muda waki teknolojia na hivyo ndio naandika nayo na tumia sana.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayonipa fursa ya kusaidia watu wengine na kujifunza kila siku. Kwangu, kazi si tu njia ya kupata kipato, bali pia ni njia ya kutoa mchango wangu katika jamii na kujijenga binafsi. Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi inayohitaji uwajibikaji, uaminifu na kujituma. Ninapofanya kazi ambayo watu wananiamini na kunitegemea najisikia kuwa nina thamani na ninachangia mafanikio ya pamoja. Hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wote. Pia ninaithamini kazi inayo niwezesha kukuza ujuzi na maarifa yangu. Kazi inayotoa mafunzo, changamoto mpya na nafasi ya kujifunza hunisaidia kukua kitaaluma na hata kibinafsi Ninapojifunza jambo jipya kazini najisikia nimepiga hatua mbele katika maisha yangu. Zaidi ya hayo, ninaithamini kazi inayohimiza ushirikiano na kazi ya timu. Kufanya kazi na watu wengine hunisaidia kubadilishiana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora zaidi. Kazi ya aina hii hujenga mahusiano, mazuri na mazingira ya kazi yenye heshima na mshikamano. Kazi ninayoidhamini zaidi pia ni ile inayotoa haki na usawa. Ambapo juhudi za mfanya kazi zinatambuliwa na kuthaminiwa. Kupata pongezi au kutambliwa kwa kazi nzuri huniongezea ari na kunifanya nijivunie kazi ninayofanya. Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayochanganya huduma kwa wengine kujifunza, uwajibikaji na heshima kazini. Kazi ya aina hii hunipa furaha, maana na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Naidhamini pia ile kazi ambayo inawe iko na usawa na haki, na ambapo kitu natambua kila mfanya kazi anatambulika na anathaminiwa. Anapewa pongezi, na pia anatambuliwa kwa kazi nzuri ambayo inawaongezea ari na kufanya mtu ajivunie ile kazi anfanya.

Ninatumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano, kujifunza na kurahisisha maisha ya kila siku. Kwa sasa, simu si kifaa cha mawasiliano tu, bali ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Mimi ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Ninawasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi kupitia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama Whatsapp, Facebook, utandawazi. Mawasiliano haya unisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu na kushirikiana kikazi kwa haraka. Pili ninatumia simu yangu kwa kujifunza na kupata taarifa. Kupitia interneti ninaweza kutafuta habari, kusoma makala, kuangalia video za kielimu au kujifunza ujuzi mpya. Simu imenifanya nipate maarifa kwa urahisi, popote nilipo bila kuhitaji kompyuta mda wote. Ninatumia simu yangu kwa kazi na mipango. Ninaitumia kuandika kumbukumbu, kupanga ratiba, kueka vikumbusho na kutuma au kupokea nyaraka. Hii unisaidia kutumia mda wangu vizuri na kuwa na mpangilio mzuri wa shuguli zaidi. Zaidi ya hayo, ninaitumia simu yangu kwa burudani lakini kwa kiasi. Ninaweza kusikiliza muziki, kuangalia video, au kusoma machapisho ya kuvutia. Burudani unisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Lakini nahakikisha haitawali muda wangu. Situmii muda wote nilio nayo kueneza burudani. Ninatenga muda wa kusoma, wakufanya kazi za ziada, wakufanya kila kazi. Lakini ule mda unaobaki hiyo napiga burudani Mwisho ninatumia simu yangu kwa huduma za kifedha kama vile kutuma na kupokea pesa kulipa bili au kufanya niamala mingine imefanya maisha yawe rahisi na salama zaidi Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza, kisha kazi, burudani na uduma nyingine muhimi. Ninajitahidi kuitumia kwa njia yenye manufaa ili ichangie maendeleo yangu binafsi na ya kijamii. Badala ya kunipotezea mda.

Kitabu ambacho kimeniacha na mafunzo makubwa na kumbukumbu ya kudumu, hicho kinaitwa The Alchemist, kilichoandikwa na Paulo Coelho. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kinahamasisha mtu kufuata ndoto zake, kujiamini na kutokata tamaa hata pale mambo yanapokuwa magumu. Kwanza kabisa nitashiriki kwanini ninakipenda kitabu hiki. The Alchemist ni kitabu kinachozungumzia safari ya maisha na kutafuta kusudi la kweli la mtu. Kila ukurasa unanifanya nitafakari maisha yangu mwenyewe na malengo yangu. Luga yake ni rahisi lakini ujumbe wake ni mzito na wa kuunguza moyo. Kwa upande wa aina ya kitabu. Hiki ni hadithi ya kubuni yenye mafuzo ya maisha. Ingawa si historia wala utafiti wa kisayanzi. Hadithi yake imejaa falsafa na hekima. Mwandishi ametumia hadithi rahisi kumfundisha msomaji masoma makubwa kuhusu uvumilivu, imani na ujasiri. Mhusika ninayompenda zaidi katika kitabu hiki ni Santiago. Mchungaji wa kondoo ambaye ndiye mhusika mkuu ninampenda Santiago kwa sababu ni jasiri na anaamua kuacha maisha aliyoyazoea ili kufuata ndoto yake. Anapitia changamoto nyingi lakini ajikati tamaa. Tabia yake inanifundisha kuwa mafanikio yanahitaji subira na uamuzi thabiti. Kitabu hiki nilishauriwa kukisoma na rafiki yangu wa karibu. Aliyekuwa anakipenda sana. Aliniambia kuwa ni kitabu kinachobadilisha mtazamo wa maisha. Nilipoanza kukisoma niligundua kuwa ushauri wake ulikuwa sahihi. Kwani kilinisaidia kufikiria kwa upya malengo yangu binafsi. Bila shaka ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu. Mtindo wake wa uandishi ni wa kipekee, rahisi kueleweka na wenye kuguza hisia. Tayari nina hamu ya kusoma vitabu vingine kama breeder au 11 minutes. Ili niendelea kujifunza mawazo na falsafa zake. The Alchemist si kitabu cha kusoma tu kwa burudani. Mbali ni kitabu cha kujifunza na kujitafakari. Kimenifundisha kuwa kila mtu ana ndoto yake na muhimu ni kuwa na ujasiri wa kuifuata. Ndio maana hiki ndicho kitabu ninachokipenda zaidi.

Mahali pa kiistoria ningependa sana kutembelea ni Gofu la Old Fai, lililopo kazkazini mwa Tanzania. Hili ni eneo muhimu sana kiistoria kwa sababu linajulikana kama moja ya maeneo muhimu zaidi duniani katika utafiti wa asili ya binadama. Ningependa kutembelea Ngoful a Old Fai kwa sababu lina thamani kubwa ya kiistoria na kisayanzi. Diyo sehemu ambapo mabaki ya binadamu wa kale yaliguduliwa na utafiti uliofanywa hapo umechangia sana katika kuelewa mwanzo wa maisha ya mwanadama. Kutembelea heneo hili kungekua kama kurudi nyuma katika istoria ya maelfu ya miaka. Gofu la oldufai lina usiano mkubwa na istoria ya Afrika na dunia kwa ujumla. Tafiti zilizofanywa na wananthropolojia kama Louise na Mary Leakey zilifanya eneo ili ilijulikane kimataifa. Kutembelea eneo ili kungeongeza ufahamu wangu kuusu mchango wa Afrika katika istoria ya binadama. Ningependa kutembelea mahali hapa kwa sababu ya mazigira yake ya asili lipo karibu na ifadhi ya taifa ya selegeti eneo lenye manthari zuri na wafu ya wanyama pori wengi mchanganyiko wa historia, elimu na mazigira ya asili ufanya mahali hapa pawe pa kipekee sana kutembelea Gofu la Oldu Fai kungenipa fulsa ya kujifunza moja kwa moja. Sikusoma vitabuni tu kuona mabaki, makubusho na maelezo ya wataalam kungeifanya istoria iwe alisi zaidi na ya kufutia. Kwa kumalizia, Gofu la Oldufai ni maali pa kiistoria ningependa kutembelea kwa sababu ya umuimu wake katika istoria ya binadamu, mchango wake wa kielimu na uzuri wa mazigira yake. Kutembelea heneo hili kungeniongezea maarifa, kunipanua mtanzamo wa dunia na kunifanya nijifunie historia ya Afrika. Afrika sio Afrika peke yake mbali dunia yote kwa ujumla.

Ninapotazama video mtandaoni hutumia majukwa mbali mbali kulingana na aina ya video ninayotaka. Mtandao umeleta urahisi mkubwa wa kupata maudhui ya video kwa elimu, burudani na taarifa mbali mbali. Kwanza kabisa jukwaa ninalotumia zaidi ni YouTube. Hapa ninatazama video za kielimu kama mafunzo miadhara na maelezo ya masomo mbalimbali. Pia hutazama habari mahojiano na video za kujifunza ujuzi mpya kama matumizi ya teknolojia au kazi ya mikono. YouTube inanivutia kwa sababu ina video nyingi za aina tofauti na nirahisi kutumia. Ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na TikTok kwenye majukwaa haya, hutazama video fupi za burudani, habari za haraka au maudhui ya kuhamasisha video hizi hunisaidia kupumzika na kufahamu ninachoendelea duniani kwa muda mfupi Pia ninatazama video kupitia programu za mawasiliano kama WhatsApp na Telegram Hapa mara nyingi napokea video kutoka kwa marafiki, familia au vikundi mbali mbali. Video hizi zinaweza kuwa za kielimu, za dini au za kuchekesha na hunisaidia kuimarisha mahusiano na watu wanaonizunguka. Zaidi ya hayo, kwa nyakati maalumu ninatumia majukwaa ya filamu na tamthilia kama Netflix au majukwaa mengine ya kutazama filamu. Hapa hutazama filamu, makala, documentaries au vipindi maalum vya televisheni. Hii hunipa burudani ya kina na hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Hata hivyo, ninajitahidi kuwa na uthibiti wa muda ninapotazama video mtandaoni. Najua kuwa video zinaweza kupoteza muda ikiwa hazitatumika kwa nidhamu. Kwa hivyo, mimi hujiwekea mipaka ili kuhakikisha ninapata manufaa zaidi kuliko hasara. Ninatazama video mtandaoni kupitia YouTube, mtandao ya kijamii, programu za mawasiliano na majukwaa ya filamu. Kulingana na lengo langu, ninatumia video kama chombo cha kujifunza, kupata taarifa na kuburudika kwa kiasi. Huku nikihakikisha ninachangia maendeleo yangu binafsi.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuwa na malengo kudhaminiwa na kuona matokeo ya kazi ninayofanya. Motisha hunifanya nifanye kazi kwa bidii, kwa moyo na kwa uwajibikaji mkubwa. Kwanza kabisa malengo hunipa motisha mkubwa, ninapokuwa na malengo wazi ninajua ninachokifanya na kwanini nakifanya. Malengo hunipa mwelekeo na hunisaidia kupima maendeleo yangu. Kila ninapofikia lengo hata ndogo najisikia kwenye ari ya kuendelea mbele. Kinachonipa motisha ni kutambuliwa na kuthaminiwa kwa kazi nzuri. Kupata pongezi kutoka kwa msimamizi au wafanyikazi wenzangu hunifanya nijisikie kuwa juhudi zangu zinaonekana na zina thamani. Hata neno ndogo la shukrani linaweza kuniongezea nguvu za kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kujifunza na kujiboresha hunipa motisha kazini. Ninapopata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya au kuboresha uwezo wangu. Najisikia ninakuwa na kitaaluma. Kazi inaponipa changamoto mpya. Mimi hunifanya nisiwe mzembe wala kuchoka. Bali niwe na hamasa ya kuendelea kujifunza. Mazingira mazuri ya kazi hunipa motisha sana. Kufanya kazi katika mazingira yenye heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri hunifanya nifurahie kazi yangu. Kazi ya timu na mahusiano mazuri huniongezea ari na kunifanya nijisikie sehemu ya mafanikio ya pamoja. Uwajibikaji na kujivunia kazi yangu hunipamotisha Ninapo jua kuwa kazi yangu inamchango chanya kwa kampuni au jamii Najisikia fahari na nina hamasa ya kufanya kazi kwa uadilifu na kwa kiwango cha juu Kwa kumalizia kinachonipa motisha kazini ni malengo wazi kutambuliwa kujifunza mazingira mazuri ya kazi na kuona dhamani ya kazi ninayofanya mambo haya hunifanya nifanye kazi kwa bidii Kwa nidhamu na kwa furaha nikiwa na lengo la kufikia mafanikio ya kudumu.

Rangi ni nayo ipenda saidi kwa ukuta wa chumba ni rang rangi ya buluu laini Napenda rangi hii kwa sababu inanipa hutulifu wa mawazo, hisia ya amani na mazigira mazuri ya kupumzika na kufanya kazi. Buluu ni rangi inayohusishwa na utulifu na amani. Ninapoingia chumbani chenye rangi hii na jisikia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Hii ni muhimu sana asa kwa chumba cha kulala au cha kusomea. Pili rangi ya buluu laini ni rahisi kuipangilia na samane. Inaendelea vizuri. Samane inaendelea vizuri na rangi nyingine kama nyeupe, kijivu au kawia. Hii hunifanya niwe na uhuru wa kuchangua mapambo na samane bila shida. Tatu, rangi hunisaidia kuongeza umakini. Ikiwa chumba kinatumika kwa kusoma au kufanya kazi, buluu husaidia akili kuwa tulifu na kuzingatia zaidi. Hii hunifanya nitumia mda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, buluu ni rangi ambayo haichochi haichoshi macho. Tofauti na rangi kali sana kama nyekundu au jano kali. Buluu laini ni rafiki kwa macho na inafaa kwa mda mrefu wakukanya chumbani Hata hivyo, ninatambua kuwa upendeleo wa rangi utofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Mwingine hupenda rangi zenye msisimko zaidi, lakini kwangu rangi tulifu kama buluu ndio hunipa mazingira bola. Napenda rangi ya buluu laini kwa ukuta wa chumba kwa sababu ya utulivu, urahisi, wakuipangilia na mchango wake katika umakini na mapumziko. Ni rangi inayo fanya chumba kiwe sehemu ya faraja na amani. Hivyo basi la ukatia rangi zote ambazo napenda imi rangi ya buluu ndio naipenda zaidi inaleta ile utulivu inafanya mahali kama chumba chako kikawa tulifu zaidi macho yako sawa haiwezi chosha macho ndio maana rangi ya buluu naipenda na ndio zaidi kwangu naipenda kabisa.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali unaoliwa pamoja na mboga za asili na nyama au samaki. Chakula hiki ni maarufu sana katika jamii nyingi za Afrika mashariki na kina nafasi kubwa katika utamaduni wetu. Kwanza kabisa napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachoshikisha na kutoa nguvu. Kinashibisha na kinatoa nguvu. Ugali hutengenezwa kwa unga wa maindi na hunipa nishati ya kufanya kazi za kila siku. Ni chakula raisi lakini chenye uwezo wa kumshimbisha mtu kwa mda murefu. Wakati ungali unatumia ule hunga wa kusiaga, maindi unasiaga huko kwa kisiagi, hiyo hunga inashibisha mtu sana. Pili ugali hunikumbusha utamanduni na asili yangu. Katika familia nyingi ugali huliwa pamoja na watu wa familia au jamii jambo linaloimarisha mushikamano na umoja. Kula ugali pamoja huleta mazungumuzo, vicheko na hisia ya kuwa pamoja. Napenda ugali kwa sababu unaweza kuliwa na vyakula mbali mbali vya asili. Unaweza kula na mboga za kienyeji kama mchicha, matebele au kisamvi. Pia unaweza kuambatana na nyama ya ngombe, ya mbuzi, samaki, ya nguruwe, ile ambayo ni tamu zaidi, na pia wale samaki wa kukaanga. Mchanganyiko huu hufanya chakula kuwa na ladha na lishe bora. Zaidi ya hayo, ugali ni chakula raisi kupatikana na kuandaa. Uitaji viungo vingi Lakini matokeo yake ni chakula kinachopendwa na watu wa rika zote Hii inaonyesha ekima ya vyakula vya jadi katika kutumia rasirimali zilizopo Chakula chaj adi ninachokipenda Tumesungumzia kwa kina ni ungali Manake ugali hiko na ladha yake uwezo wa kushibisha thamani ya kitamaduni na pia uraisi wake ni chakula kinachowakilisha utambulisho wetu na kinaendelea kupendwa kizazi hadi kizazi. Mfano hapa kwetu Kenya cha ugali ni watu wengi wanakula wanapenda ugali.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole na ninaona ni moja ya njia bora na salama za kulinda taarifa binafsi katika teknolojia ya kisasa. Mfumo huo umekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Hasa katika matumizi ya simu na vifaa vingine vya kidigitalia. Kwanza kabisa ni natumia mfumo wa usalama wavidole kwa sababu ya usalama wake. Alama ya kidole ni ya kipeke kwa kila mtu. Hivyo ni ngumu kwa mtu mwingine kufungua kifaa changu bila ruhusa. Hii hunipa amani ya moyo, hasa ninapohifadhi tarifa muhimu kama ujumbe, picha au tarifa za kifedha. Mfumo wa vidole ni rahisi na wa haraka kutumia. Badala ya kukumbuka neno la siri au kuchora mchoro na nahitajitu kuguza kifaa kwa kidole changu. Hii huokowa mda na unifanya nitumie kifaa changu cha u raisi zaidi. Ninauona mfumo huu wa kisiasa na unaoendana na maendeleo ya teknolojia. Teknolojia ya vidole inaonyesha jinsi sayansi inavyorahisisha maisha ya binadamu huku ikiongeza kiwango cha usalama. Pia hutumika katika maeneo mengine kama banki, ofisini na hata katika safari. Hata hivyo ninatambua kuwa mfumo wa vidole unachangamoto chache. Wakati mwingine kama kidole kimeumia, kimechafuka au kifaa kinatatizo, mfumo unaweza kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo, ninahakikisha pia nina njia mbandala ya usalama kama nambari ya simu. Hii ni wakati ambapo kidole kimeumia ama kimechafuka zaidi ama wakati hicho kifaa kina tatizo manake lazima niweze kuweze ile neno langu na bari yangu lasiri. Nina thamini mfumo huu kwa sababu hupunguza athari ya kusahaulika kwa nywila. Kwa kuwa alama ya kidole iko pamoja nami kila wakati. Sihitaji kukumbuka maneno mengi ya siri. Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ya usalama, uraisi kasi na ufanisi wake. Ingawa unachangamoto dogo, faida zake ni nyingi zaidi. Kwa mtanzamo wangu, mfumo wa usalama wa kidole ni hatua muhimu katika kuilinda tarifa binafsi katika dunia ya kisasa. Na, ya ki digitali.

Zoea zuri nililojenga ni kujipangia muda na kufanya mambo kwa nidhamu. Zoea hili limekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Masomo na kazi kwa ujumla. Kwanza kabisa nilianza kujenga zoea hili kwa kutambua umuhimu wa muda. Niligundua kuwa muda ukipotea hauwezi kurudi. Hivyo nikianza kupanga shughuli zangu za kila siku. Kila asubuhi au jioni huandika mambo inayopaswa kufanya siku inayofuata. Pili zoea hili limenisaidia kupunguza ucheleweshaji wa kazi. Badala ya kuhairisha, huanza kufanya kazi mapema kulingana na ratiba niliopanga. Hii hunifanya nihisi utulivu wa mawazo na kujiamini zaidi. Tatu, kujipangia muda kumeimarisha uwajibikaji wangu. Ninapoweka lengo au ahadi hujitahidi kuitimiza kwa wakati. Hii imenisaidia kujenga heshima, kutoka kwa watu wanaonizunguka. Iwe ni nyumbani, shuleni au kazini. Nne, zoea hili limenisaidia kupata muda wa kupumzika. Kwa kuwa kazi nyingi hufanya kwa mpangilio, napata nafasi ya kupumzika bila msongo wa mawazo, hii imenifanya niwe na afya bora ya mwili na akili. Ingawa haikuwa rahisi, mwanzoni, uvumilifu na mazoea ya kila siku. Zoea hili limekua sehemu ya maisha yangu. Nimejifunza kuwa zoea zuri moja linaweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Kwa kumalizia, zoea zuri nililojenga, ni kuheshimu muda na kujipanga vizuri. Zoea hili limeongeza ufanisi wangu kunipunguzia msongo wa mawazo na kunisaidia kukuwa binafsi na kitaalima. Pia watu wanapenda hilo zoea yangu, maanake wengi wananiambia nafanya mambo yangu wa utaratibu, kwa hekima na ufanisi, naheshimu muda na mambo yangu najipanga Najipanga vizuri kabla ya siku kuanza, kwa hivyo hilo zoea limenisaidia sana maishani.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupumzika, kujifunza mambo mapya na kujiboresha binafsi. Likizo kwangu, si muda tu wa kupumzika. Bali pia ni nafasi muhimu ya kukuza mwili, akili na uwezo wangu. Kwanza kabisa ninajistawisha kwa kupumzika na kurejesha nguvu. Baada ya kipindi kirefu, cha kazi au masomo. Mwili na akili huhitaji mapumziko. Hutenga muda wa kulala ya kutosha kupunguza msongo wa mawazo na kufanya shughuli zinazonipa. Amani kama kusikiliza muziki au kutafakari. Pili, ninatumia likizo kujistawisha kwa kujifunza ujuzi mpya. Naweza kusoma vitabu kutazama mafunzo mtandaoni au kujifunza jambo jipya kama matumizi ya teknolojia, lugha mpya au kazi za mikono. Kujifunza wakati wa likizo hunifanya nitumie muda wangu kwa manufaa. Pia ninajistawisha kwa kufanya mazoezi ya mwili. Likizo hunipa muda wa kutosha, wa kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya njema kuongeza nguvu na kuboresha hali ya akili Ninatumia likizo kuimarisha mahusiano ya kijamii hutumia muda na familia, marafiki au jamii mazungumzo, michezo na shughuli za pamoja hunisaidia kujisikia furaha na kujenga mahusiano imara Tano, ninatumia likizo kwa kujipanga na kujiwekea malengo mapya. Na kutafakari yale ni, kutafakari pia yale niliyofanya. Kipindi kilichopita na kupanga ninachotaka kufikia baadaye. Hii hunisaidia kuanza kipindi kipya, nikiwa na mwelekeo na motisha mpya. Mwisho ninajistawisha kwa kufanya mambo ninayopenda. Iwe ni usafiri, kupika, kuandika au kujitolea. Shughuli hizi hunipa furaha hunifanya nijisikie nimeridhika. Nikimalizia ni kwamba najistawisha wakati wa likizo kwa kupumzika, kujifunza, kufanya mazoezi, kuimarisha mahusiano na kupanga maisha yangu. Likizo inakua fursa ya kujijenga upya na kujiandaa kwa changamoto mpya za baadae.